Mi ushugulikia muda kazini na njia mingi sana. Juna jua kazini na umenda pale na lengo moja. Kufanya kazi kuwe fiti kuliko venye ilikuwa jana. Kwa muda lazima, uipange muda vizuri yani na kuwa na orotha fiti. Kama ni asubui, najua asubui lazima nipige shuguli zenye muimu sana. Hiyo muda ya asubui, asubui hivi lazima nipige shuguli muimu zenye naitaji. Zinye naitaa unaona, ee so muda wa asubuhi hivyo ndo shugli, alafu majioni nipige zile shugli zenye, si muhimu sana, kakusoma mabarua pepe, iyo design una cheki, ee hivyo ndo mi hushuglikia muda, nikiwa kwa mboka.

Vitisho vya mtandao mimi hujiandaa nazo kwa vitu zenye naangalia mtandaoni unaoana? Inalingana nini naangalia unaona? Kwa hivyo mimi huangalia vitu zenye nataka sana sana. Zenye niko na haja nazo zenye najua zitanisaidia unaona? Kwa hivyo hizo vitu zingine zenye hazinisaidii mimi sishughuliki nazo unaona? Hadi tuseme tu nipatane nayo kibahati mbaya hivi. Mimi bado sitashughulika nazo juu najua hizo ni vitu tu za kunisumbua na ni mavitisho baridi baridi vitisho hazisaidii unaona kwa hivyo mimi hufuata vitu zenye nataka na natafuta kenye tu nataka. Si mambo mingi mingi unacheki aty sijui ooh nini nini nimeenda kutafuta vitu hazinihusu unaona. Ama nimeshugulika na mavideo hazinihusu unaona shughuli hazinihusu. Kwa mitandao mi sishugulikangi nazo. Nashughulika tu na shughuli yenye inajipa. Na yenye natamani na yenye napenda na yenye inanisaidia unaona.

Napendelea kusoma habari mtandaoni. Ya gazeti nayo ni ngumu sana unipate nikisoma gazeti unaona. Halafu gazeti uku unajua gazeti uku inabidi unanunua na saa adi sijui mtu ununua gazeti wapi sasa unaona. Kwa ivo tu mi napendelea kusoma habari mtandaoni juu mtandaoni ni raisi. Halafu na niko na wakati mingi sana ya mtandao unaona. Kwa hivyo inakuwa raisi bado kupata habari edi habari ndio unipata. Si mi uzipata, lakini kwa gazeti lazima we ndio utafute hizo habari. Na kwa gazeti ukienda kutafuta bado unaezapata kwa hio gazeti hakujaandikwa abari unataka. Kwa ivo napendelea kusoma abari mtandaoni juu kwa mtandao najua, nitaenda nitafute. Nitafute kwani rada ni gani kama ni kuhusu mpira hivi. Ama ni kuhusu serikali ya Kenya hivi unaona, naenda tu natafuta alafu inaniletea abari zote zenye nataka kujua hio ndio mana napendelea mtandaoni. Kutafta kusoma abari mtandaoni kulo kusoma kwa gazeti.

Siku yangu wa kuzaliwa, design miu nisherekea. Kwanza hiyo siku ikifikaga tu ni kwa mkafiti sana kupiga duwa ajua kushukulu mwaka mpya bado. Kwongeziya mwaka si mchezo unacheki. Kwa ivo sana sana miu upanga sherehe unaona, shereya kejani hivi unacheki So ni machakula kuenda kununua machakula vitu za kupika kila kitu nini. Bado kuenda kununua keki unacheki. Masoda hivi majuis unacheki vitu watu watajibamba za watohi na bado alafu na juu after sherehe meesha sherehe kubwa. Ile yenye wazazi wako, watohi wako ni nini. Tuashikana sasa na marafiki wangu wawo sasa. Mwenye tuko miaka moja sasa tunatokea sasa tunaenda sherehe zabe ingine. Sana sana ni kwa klabu. Sasa tuend tuka tukakunywe mithinga. Ndiyo uradi sasa hivyo ndo mi usherehekia siku yangu ya kuzaliwa. Kwa hivyo.

Zawadi nzuri sana nimewai kupokea ni baisikeli hivyo unacheki eeh baiki nishaipokea baiki kutoka kwa wazazi wakati wa siku ya kuzaliwa. So hiyo ndio zawadi nzuri sana nishaipokea. Nakumbukanga nilikuwanga mdogo bado nilikuwa kitu miaka kumi hapo. Unaona na ilinifurahisha sana yaani hiyo ndio zawadi nzuri nishaipokea sana kwa maisha yangu. Na nikafurahia juu nilikuwanga na nilikuwanga natakanga baiki sana nikuwa nataka baiskeli sana yaani alafu nililetewa bila kujua unaona ile tu ghafla za tu bin vuu ndio hii bike yako. Kwa hivyo furaha nilikuwa nayo ilikuwa furaha ingine tele sana unacheki. Kwa hivyo baiki ndio zawadi nishaipokea nzuri sana na yenye ilinifurahisha bado sana enyewe si kuwa nangojea.

Kenye hufanya mazingira na kazi ikuwe fiti ni wateja. Unacheki wakati kuna wateja wengi yani unaona wateja wana kuja ya ni kukuja kukuja. Wakati wateja tu wana muja ku muja inakuanga rada safi sana. Hiyo inakuanga mazingira nzuri sana ya kazi alafu inakupeanga motisha bado ya kuwa amka kesho na kuendelea kujituma siku zote unaona. Kwaivyo hiyo ndio mazingira nzuri sana yenye mi najua ya kazi. Ni hiyo tu shughuli tu wakati kuna wateja fiti. Juu wakati kuna wateja fiti. Nazo vitu zineenda fiti. Yani stoko yako inenda fiti kwa hivyo. Shughuli tu inendelea fiti. Na bado unapata maendeleo. Unasonga mbele. Yani unaongezeka tu siku zote kwa hivyo. Mazingira fiti ya kazi kwangu ni wakati kuna wateja wengi kwa kazi. Yani wakati unapata wateja wengi.

Tatizo kazini mi huishambulia na njia mingi sana. Kwanza kitu ya kwanza ni kutaka kujua hiyo tatizo yenyewe imeanzia wapi. Yaani mizizi ya tatizo yenyewe. Unaona? Nikisha jua kwenye mzizi ya tatizo inatoka. Kwa hivyo unapata kushughuliki ama kutoa suluhu ya ile tatizo inakuwa rahisi. Juu tayari mkona mnajua kwenye hiyo tatizo imetoka. Halafu ka ni tatizo na ni mtu akonayo na anaeza kosoa. Unamuongelesha tu vizuri anakosoa. Bado unaeza pata hadi mwenye akona hiyo tatizo ni mimi. Kaa bado ni mimi nikona hiyo tatizo. Bado najikosoa unaona. Eena narudi form. Na shughuli inaendelea vizuri unaona. Kwa hivyo tatizo mi hushughulika nayo na mawasiliano fiti na kutumia heshima. Eeh juu hakuna venye mtatatua tatizo ati kila mtu ako juu uko juu hakuna mwenye anataka kusikiliza mwingine. Lazima wengine washuke chini ili musikizane mweze kuelewana. Venye mnawasiliana ili mweze kujua. Noma iko wapi.

Kipaumbele kazini kwa mwasiliano kwangu ni wakati sahihi wa kuwasiliana unaona. Kama unafaa, hiyo kitu inafaa kuwasiliana si ati ikuje imechelewa ama unawasiliana umechelewa. Ni utuwasilie wakati yenye unafaa unaona. Na kutumia mawasiliano nzuri yenye kila mtu anaelewa, na ya kueleweka. Na utaratibu yaani mpangilio mzuri unaona. Kitu ingine ni kuhakikisha kila mtu ameelewa. Mawasiliano yote vizuri unaona vyenye anafaa afanye nini yaani kila mtu ameelewa kila kitu vizuri unaona hakuna mwenye ameachwa nyuma. Ingine pia ni kutumia heshima wakati wa kuwasiliana unaona. Ju kama bila hakuna heshima kwa hiyo mawasiliano kutakuwa na shida yaani unaona. Lakini kukiwa na heshima mawasiliano itakuwa mzuri sana. Na wakati mzuri wa kuwasiliana. Pia kungojea maoni unaona maoni pia ni kitu ingine muhimu sana kwa mawasiliano kazini. Pia usikie hao wenzako wako na maoni gani kuhusu mawasiliano yenye mko nayo.

Wakati naitaji msaada kazini inalingana ni msaada wa aina gani lakini sana sana naongeaanga tu na wenzangu kama msaada wakikazi naezapataa ni eti kazi imekuwa mingi sana kazini unaona. Kwa hivyo naambia tu naongea na wenzangu mmoja hivi au wawili wakuje wanisaidie unajua kazi ya watu wawili ina haraka sana kuliko kazi ya mtu mmoja unaona, kwa hivo mboka, kwa mboka ndio shughuli mimi hufanya, ama niongee pia na meneja unacheki tuelewane anaweza ongeza watu wengine unaona. Anawezaajiri watu wengine kama juu unapata kuna wakati kazi imekuwa mingi sana hadi si kazi ya siku moja kaa imezi kadhaa ama kazi tu imeongezea imeongezeka na ni kazi ya kabisa kwa hiyo shughuli unaona. Kwa hivo inabidi mnaajiri mtu mwingine mimi inalingana lakini sana sana. Mimi huitisha wakati ninahitaji msaada naongeanga na meneja ama wenzangu wafanyakazi wenzangu wanisaidie tujue tutafanya nini suluhu mbele yaani.

Mahali napoishi. Sa mahali napoishi nitakwambia kuhusu nini? Mlango ukuta kwanza mlango ni ya chuma. Keja ni ya mawe. Majirani ni wengi ni majirani ni watu wazuri sana na tunaishi na wao. Tunaishi tukiwa watu wawili. Nini ingine nitakuchapia sasa. Keja iko fiti, kila kitu iko fiti, hadi machoo manini mabafu zote ziko kejani ndani. Nini ingine sasa nitakuchapia walai? Hii ndo tu naeza kuchapia za penye naishi ee na iko karibu na lami unacheki? Yah hizo ndo shughuli tu mi najua kwa hiyo kejani.

Ujuzi ningependa kujifunza ni ujuzi wa AI nacheki AI ningependa kujua sana vako za AI nacheke Nju e AI nayo inachukulia watu mboka mingi sana AI inachukulia watu mboka like fucking like serious AI inachukulia watu mboka unaona. Hivo ujuzi ningependa kujua sana ni AI mimi unaona. Yani design naeza tengeneza ngoma na AI. Design neza edit mboto na AI. Design neza video na AI. Yani content creation vitu mingi sana. Najua AI ikona uradi sana. Design neza tengeneza movie nayo So hivyo ndio ujuzi. Nitapenda kujifunza sana. Adi kasijui nita jifunzia wa wapi. Nigependa kujifunza ujuzi wa AI. Sana sana sana AI ni uradi. Juu miaka inakuja. Makazi zita kuwa zina lipa fiti ni kazi zinanausiana na AI. Izo ndizo shagla zita kwa zinalipa biye sana.

Juisi nayoipenda ya matunda sana sana ni juisi ya maembe. Mimi napenda hadi matunda yenyewe maembe naipenda sana unaona. Juisi ya maembe hunifuraisha sana ju kwanza inakuwa imeshikana vizuri tu kama uji unaona halafu ni tamu kwanza hii maembe kuna venye sijui venye hio maembe huitwa lakini hiyo maembe hukua tamu. Yaani mti yake hukua ndogo unaona maembe kubwa kubwa. Lakini mti yake ni ndogo lakini ukionja maembe yake maembe yake ni tamu kama shida hiyo ndo juisi tu mimi hupenda ya matunda huku sana sana inatokanga pesa ngapi kitu sabini hivi sabini ndo utapata utapata hiyo juisi ya matunda unaona ee kwa hivyo mimi napenda sana sana juisi ya matunda ya maembe ee juu na ina nipeanga nguvu sana na nasikianga ikiwa tamu sana.

Napenda kusimamia, kusimamiwa ziii, za kuzakusimamiwa ni mbaya mbaya. Wajua kusimamiwa unafuata unafuata kila kitu venye unaambiwa na mwenye amekusimamia. Na pale nika huna, tume nika, yani? Nika unaongozwa tu na mtu na mtu mwingine, si unajiongoza, unaona? Lazimua ufate mawaidha yake, lazimu ufate venye anataka. Ka ni kazi unafanyana wakati nataka, nini, nini, unaona? Kwahivo mi sipendi kusimamiwa. Ndo maana hadi kazi sitakagi kuajiriwa sana kazi juu kazi ukiniajiri lazimu unisimamia uniambie venye unataka. Kwa hivo mi napenda kusimamia sana. Na hadi nikisimamia bado si ati nitasmamia alafu ninyanyase watu, ni kuwasimamia na kuwafanya kama venye pia huyo nafanyi angekuwa amenisimamia vile ningetaka anifanyie unaona? So kuwasimamia na roho moja safi ka binadamu tu naelewa na pia wao wanachoka ama chenye wanafanya si eti ni rahisi. Hiyo ndo shughuli lakini mimi napenda kusimamia kuliko kusimamiwa.

He, napenda kulima bustani, kwanza ni pandepande tumauwa, tumauwa ka rose hivi, unaona napenda kulima bustani ndio ili kukae kae fit, yani kukue na mandhira, mandhira nzuri, unaona. Kwahivyo bustani lazima kulima, ili kukae tu kukiwa kusafi bado. Mtu akikuja anaona yenye bustani inakaa tu bye, yani huyo mwenye ako uko pia amejipanga, yani kukofiti, yani. Kwahivyo mi napenda kulima lima sana bustani kwanza nikipanda panda tumauwa. Juu maua nayo, inafanya yani tu kukuwe kuzuri yaani kusafi alafu inaletaleta wanyama kama vipepeo na mi napendapenda voko za vipepeo sana napendapenda kujionea vipepeo zikifanya fanya shughuli zao, unaona Ndiyo maana mi napenda kulima bustani sana.

Ee mi uvaa saa mi uvaa saa mi uvaa saa kwenza mbota mi uvaa mbota mbili kwa mnoko kile mkona yangu ina kuanga na ya saa yake ee ndiyo bado uleza kuse kukurudisha masaa yenye nileza kupoteza mnaona ee kwa hivyo mina penda saa sana na vako za saa ju we sa una jua bila saa uwezi fanya shugli bila saa na sikila maali mi uenda na kuangana simu eza bezi inginezi ina kuangana uku ni mba ya mba ya za kubeba matenje. Yau nababate nje unafanyo mbaya kwa hivyo inabidi ukuwe na saa ili uweze kujua eh ni saa ngapi ama shugli fulani unafanya saa ngapi ama nini unapatana na mtu saa ngapi unaona. Wa ivo silazima silazima ati nitumia saa ya simu naona. Ndoma nami uvaa saa sana sana. Ju neza fika maali upate adie. Saa ni muhimu tu kwa mkono.

Sherehe yangu ya kupendeza ni tuseme ile poolparty, sijui ama unajua vako za poolparty, poolparty ndiyo sherehe mimi hunipendeza sana na sherehe yenye hunibamba sana. Kwanza mkiwa sasa kwenye mko maji hiyo swimo hiko ni big fiti unacheki. Halafu hamko watu wengi wa kuchachisha alafu tena zenyu ziko top ziko high kwa hivo, hiyo sherehe hukua bie sana So sherehe yangu ya kupendeza sana sana ni hiyo ya pool party yani kwenda kuogelea ogelea hivi unacheki lakini ngoma imefunguliwa. Kuna vinywaji, kuna vivurutaji, wenye wanavuruta unajua, kuna wenye wanavuruta nini yani bado kuna warembo huko mnaimba imba mna dance dance hiyo ndio uradi sasa hiyo ndio sherehe hunibamba sana.

Tathmini za kazi, mimi kwangu, nazichukulia vizuri sana na ziko sawa zinanifurahisha ju lazima uangalie ama, yani lazima uone ama unafikisha iyo lengo unaona lengo la kazi unaona. Lazima uangalie ama ukona hizo iyo nidhamu ama juhudi unaona. Na mambo mingi sana, kwa hivo mimi kwangu, tathmini za kazi, nazichukulia vizuri sana na kubaliana nazo. Ju eeh, lazima kwanza uangalie ama unafikisha iyo lengo unaona. Na bado nidhamu ya kazi, bado juhudi na mambo mingi mingi ingine ya kuangalia unaona ama.

Kazi zangu napanga kulingana na venye kuko lakini ninapanga kisiku kulingana na siku lakini si kiwiki juu kiwiki. Siezi juwa ni siku gani nitapiga shughli flani ama ni siku gani sitapiga shughli flani. Lakini siku ikifika najuanga ake leo imefika kama ni monday hivi. Najua monday niko na shugli kama tatu. Kwa ivo ntajua ni gani ntapiga asubuhi na yenye ntapiga asubuhi sana sana ni shughli yenye naona ni muhimu sana na yenye inasaidia sana. Halafu baadaye pia ni juu hiyo ingine zifuatane. Yenye sina haraka sana nayo ama yenye si muhimu sana, ndio nitapiga jioni. Juu unajua jioni sasa nishachokachoka, akili imechoka ikona msongamano ya mawazo, kuna nini. Kwa hiyo jioni nishaboeka na nimechoka so jioni nayo ndio napanganga shughuli zingine sasa. Zenye hazinisaidii sana ndio unapata saa nikipiga baadaye so hivo hiyo ndio design mi hupanga kazi zangu.

Mvua napenda kulingana na rada ni gani. Mvua naipenda wakati juu naipenda juu ya chakula unaona. Wajua wakati kuna mvua akunanga njaa na vitu bado ushuka shuka juu sasa kwa mashamba vitu zimeongezeka unaona. Wakulima chakula yenye wamelima imeeza kuzaa vizuri juu kuna mvua kwa hivyo kuna chakula kwa wingi. Kwa hivo vitu zinashuka shuka bei chini hiyo ndo mi upendea mvua. Kenye nayo inanikasirisha na mvua sasa ni uwezi tokea. Bado kazi inakuangumu kufanya juu pia akuna watu wengi. Wateja unajua uwezi ona venye watu wanatembea. Tembea juu hiyo time wale watu wengi wako kwa manyumba sasa wametulia wakati kunanyesha hadi uwezi ona mtu nje. Ni ngumu sana uone mtu nje. Na ukimwona ako na mwavuli unaona. Kwa hivo hiyo ndio tu inafanya chukie chukie mvua. Na matope lakini mvua mi napenda mvua sana ju nayo chakula ndio muhimu sana hadi kuliko hizo shughuli zingine unaona mvua husaidia sana na chakula yaani uongezekefu wa chakula wakati kumenyesha. Chakula hukuwa kibao fiti unaona na kaa chakula iko kibao fiti kumaanisha. Hakutakuwa na njaa na bado vitu zinashuka shuka chini. Bei inashuka chini.

Napenda kitabu ambacho kinaitwa Motisha. Ama maisha yaani hiyo kitabu naipenda yenye imeandikwa na paulo ni kitabu uradi safi sana mimi chenye hunifurahisha na hiyo kitabu yaani inanipeanga motisha yaani ya kuendelea kuishi na kusonga mbele hadi ukipatana na mashida yaani inakusaidia yaani inakusaidia bado uhisi ni kawaida tu mashida kwa dunia ni kawaida. Kwa hivyo huwa inanipea nguvu sana na ninaweza kusonga kusonga mbele naweza kujituma zaidi. Siogopi yaani mbele kutakuwa aje kwa hivyo Motisha naipenda sana. Na mwenye aliandika manze big up siku zote juu. Hiyo kitabu iko fiti. Hadi wewe naweza penda uende uisome. Inapeanga mtu nguvu sana ya kuendelea kuishi. Na inakuonyesha haja ya maisha ni gani unaona kwa hivyo Motisha yenye imeandikwa na paulo hiyo ndiyo kitabu mimi napenda zaidi.

Kifaa siezi ishi bila sana sana ni tuseme si mu tenje. Mahali hakuna tenje sasa iyo si ni noma jo. Na bado tenje bila tenje ikuwe bado kuna neti na kila kitu. Mahali hakuna tenje inaeza kuwa noma sana hapo ndio. Mahali siezi penda kuishi hio ndo kifaa ya teknolojia yenye nategemea sana. Na yenye natumia sana hadi kwa maisha yangu unaona. Juu wakati mingi sana wakati mingi sana maisha yangu ama ya siku mi hutumia kwa simu sana sana ju simu unajua ndio unawasiliana nayo. Ndiyo bado unapiga shughuli zingine za kazi. Ndio unapatana na wateja wengine unaona. Ndiyo bado. Ndiyo bado unasoma habari kutoka kwao ndio unasoma vitu mpya mpya zenye hujui unaona. Bado ndiyo unaona filamu zingine. Bado unaona kwaivo simu mi natumia simu sana. Tenje ndiyo ya teknolojia siezi ishi. Mahali hakuna unaona.

Wazo niko nayo fiti sana siku ya leo ni kujua kwanza ati yesu kristo allikufa juu ya dhambi zetu. Ee hio ni wazo fiti sana na imenifurahisha sana leo kuanza kujua hiyo design unaona. Juu eh hio ni wazo muhimu sana tena. Na wazo ya furaha na wazo ya kusaidia mtu unaona kimaisha unaona. Na hiyo ni wazo tamu sana hio ndo wazo niko nayo nzuri sana kwa siku hii ya leo.

Kitendo cha wema nimewai kufanyaga ni kununulia mtu chakula akiwa njaa unacheki. Yee, hiyo ndio najua sana sana, kitendo cha wema nishaifanya. Nishainunulia mse keroma akiwanga njaa, akiwanga njaa, unaona. Yee, hiyo so hiyo nilihesabu ikiwa tendo la wema sana nishaifanya. Yee, sioni ama kuna zingine ndio lakini, hiyo ndio ilinifuraishanga sana ju ya unajua kuwa njaa ni nini kuwa njaa ni noma sana, unaona. Lakini ile wakati yaani umeokolea mse ako njaa like hiyo iko fiti yaani kufeed the poor man and the hungry. Kaa Yesu venye alikuwa na alifanyanga kwa Bible unaona. Alifanyanga kwa Biblia hiyo design manze So hiyo ndo kitendo ya wema nishaifanya juu pia mimi niliona Yesu akifanya hivo. Hivo kaa Yesu anafanyanga hivo kumaanisha hadi mimi nikifanya hivo. Pia nimefanya kitendo gani kitendo fiti sana ndio maana mimi husema hiyo ndio kitendo ya wema nishaifanya. Sana. Juu huyo nawe nilitoa kwa biblia, nilisoma kwa bibilia, na niliona na yesu kristo pia akifanya hivo. Hiyo najua tu ni kitendo ya wema.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni ya ai sabab ju unacheki hizi makazi zetu tunafanya zinaenda kuchukluliuwa tu na ai unacheki bado ikikuja weweze weze kua tu sawa nayo bado juu bado venye ina chuna watu kazi ne bado inatingeneze watu wengine kazi unaona kwa hivo siya tini mbaye kwa sawa sana juu ikichuna wengine kazi inatingeneze ya wengine kazi. Kwa hivyo kawa imekutuna kazi, bado imekutengenezea kazi, we ndo unakata kushugulikia. Kwa hivyo hivyo ndo mafunza mininge penda kujua kazini Jumia kainakuja, kenye itakuinoangea ni yehai He hivyo ndo itakua ina piga kazi za binadamu nana. Kwa hivyo hivyo hivyo ndo mafunza ninge penda kupata kazini. Hili aadi wakati ikikuja, bado nipate nikwe, nikwe, bado nikona kazi ya kufanya.

Napenda kufanya kazi na wengine, lakini inalingana ni kazi gani. Lakini sana sana napenda kufanya kazi na wengine, juu wakati unafanya kazi na wengine. Mko na motisha fiti, yaani wanakupea motisha kuendelea kazi vizuri. Pia mnaweza kufikia lengo haraka, juu unajua kazi ya mtu mmoja, hauwezi linganisha na kazi ya watu wawili. Ama watu zaidi unaona. Watu wawili au zaidi kazi yao ni iko na haraka sana kuliko kazi ya mtu moja unaona. Na mkiwa wawili unajua kazi mtapiga kazi vizuri. Na juu bado mtakuwa na nini, maoni mingi mingi kuhusu hiyo kazi yenu unaona. Kwa hivyo mtapata tu maoni nzuri yenye inasaidia kazi. "So" mimi naweza penda kupiga kazi, napenda kupiga kazi na watu wengi. Si kufanya kazi "solo", kufanya kazi "solo" pia inachokeshaga. Alafu unaboeka haraka sana juu, hauna mtu mwingine wa kukupea motisha mwendele na kazi unaona. Lakini mukiwa wengi, munapeana motisha haraka haraka na mnamaliza kazi teke unaona.

Mji wangu wakuzaliwa ni embu halafu wa kijijini inaitwa Kangaru. Kangaru nitakupea riba kangaru ni noma yaani unacheki kangaru ni uradi sana. Kangaru ni noma yaani. Unacheki Kangaru ni ile zabe yaani. Ni zabe ya walevi.yaani watu wakukula tu dawa. Watu wa sherehe nini nini. Hiyo ndo mji wetu wa kuzaliwa. Lakini bado ni watu wa amani. Unaona hamuwezipata mkivurugana vurugana na watu bure bure hivi kenye tu iko ni ati watu huko wanapenda kujifurahisha sana yaani wanapenda kusherehekea sana. Maisha tu ya sherehe ndo wanapenda sana. Kwahivo hiyo ndo mji wangu wa kuzaliwa hivo ndo naeza kwambia kuhusu huko. Sherehe ndio kitu ina kuwanga muhimu sana huko unaona bado kuna amani na kusaidiana huwezi pata watu wakisumbuana ama wakiibiana. Kuna amani sana huwezi pata mtu anaacha mtu mwingine ako kwa ngori amsare kwa hiyo ngori tu lazima amake sure. Wanakijiji wote wote unaona hiyo ndo hufanya nifurahie sana.

Naimizo ushirikiano kwa timu na konza ni mawasiliano. Mwasiliano yuko fiti yaani mawasiliano njemu unawana. Ju wakati hakuna mawasiliano ndhuri kwa timu. Hakuna kwezi kwa ushirikiano unaona. Ju ka hamuezi kuwasiliana vizuri. Hakuna venye mtaeza kuelewana kwa hivo kila mtu atakuwa anafanya kenye anataka ama kenye anaelewa unaona. Kitu ingine ni eshima eshima muhimu kwa timu unaona. Kukiwa na eshima amtasumbuwana na mteza kufikia lengo raisi mnaona kwa ivo ukiwa na eshima bado ushirikiano utakuwa juu huyu anaeshimu huyu huyu anaeahimu huyu anaeshimu huyu unaona kwa ivo hakuna mwenye anataka kukosea mwingine au kukosea mwingine ivo eshima ni muhimu pia kwa ushirikiano katika timu iyo ni design ingine mi uhimiza. Ingine ni maoni unaona. Wakati kila mtu anatoa maoni yake na mnaelewana na mnasikizana maoni inakuwa fiti sana na mnatengeneza ushirikiano mzuri, juu hakuna mwenye anahisi ameachwa nje ama achangii kwa ile timu unaona kwa ivo kila mtu wakati anatoa maoni yake na mnaeza kuelewana. Inakuwa sawa sana hivyo ndo mi uimiza ushirikiano katika timu yangu.

Simu yangu na yana itumia kwa vitu mingi sana unaona. Lakini wachani kuanzia na zile vitu muhimu muhimu. Ku ivo simu yangu miu tumia kuwasilia nanayo sana sana. Shugliza kibiashara ma shugli zinginu unawana. Lakini sana sana tumia kuwasilia na kupiga piga masimu. Nikita kuangea na mtuwa kumbali na miu na jua lazimu natumia simu So hiyo ndo wa shuglia kwanza natumia na natinze angu. Shugli ya pili ni kuingia mneti mtandaoni kusoma abari. Kujua ni kunaendele aji yendo shuguli ya pili na bado kusikuma biyashara yangu mneti bado kuonyesha watu rada ni gani ili kutafuta ftefte wateja wengine wambali mbali unaona. Juhusi wateja watu unapata wa karibu bado unapata wateja wa mbali mbali kwa ivo watajwa mbali badu hiliweza kwa sila na unauna na watumia simu. Iyo ni nje, iyo ni design ingine na tumianga simu. Iyo design ingine ni kuonaona filamu hivyo na una kusikiza muziki. Doba hivyo na una So kwa hivo, iyo ni ipatia kujibamba ya kufurahia kwa ivu na tumia kuonaona filamu, badu kusikiza sikiza ngoma. Iyo ni nje ingine yenye miu tumia simu yangu sana sana.

Eh chakula nishai jaribu cha kigeni ni sikumbuki ni mchele flani apo inajiita sijui ni ghorofa ama inaitwaje. Sijui vyenye hio mchele inajiita lakini ni wali iko fiti sana eh. Si kama si kama pilau lakini pilau iko juu kuiliko lakini bado hiyo wali ilinibamba imetoka sana sana ghana eh ghana ndio wanapenda izo vako sana. Kwaivo ni chakula ya kighana ndio maana mi niliipenda unaona. Hio ndio chakula ya kigeni nishai jaribu na ilinifurahisha wewe ilinifurahisha kama hadi nilikuja huku nikajifunza kuipika. Bado mi huipika pika wakati ingine. Wakati kwanza niko na wageni ju unajua wageni hawajai ona kitu ka iyo unaona hadi ao wanapata unapata. Hadi hao wameshtuka yaani wamefurahia nayo amependezwa na ladha yake kwaivo io ghororo sijui ni ghororo ama ni ghorofa sikumbuki io jina ya io wali lakini io ndio jina io ndio design ni wali bado ndio maana naipenda.

Ee napenda kupika kwanza wakati nikopeke yangu napenda kupika juu hio githaa una jipikia vitu unadai nini nini unacheki design yaani unataka lakini kenye sasa nachukia kupika ni ikifika kupika vitu kama elinjavati hivi ma chapo ee hiyo nayo hapo nachukia sasa lakini kupika tu vitu ndogondogo ka mayai unacheki hii ndo mi hii design unacheki hutu tuchakula tu raisi raisi hapo hapo utapata ni kipika kama kupika kitu ka cha hivo una cheki hio nitapika sana lakini saa niambie kupika pika machapati pika githeri na vitu kahizo zenye zinakaa kwa jiko hizo uradi minachukia sana lakini kupika siku zote ikwa fiti na chakulala napenda kupika sana ni napenda kupika sana mayai mayai ndio naeza sema napenda kupika sana ya.

Mazoezi ya mwili. Mazoezi ya mwili mi hupiga mara ka mbili hivi kwa siku. Lakini nayo inalingana na venye nitaamka asubuhi sana sana juu naweza amka asubuhi nimechelewa uone imebidi tu nimeenda kishuguli kwanza ama makazi kwanza kabla sijapiga zoezi lakini nikiamka mapema vizuri, kwanza ninaendanga kukimbia hio ndio zoezi ya asubuhi sana sana. Nikishatoka hio zoezi ya asubuhi. Jioni nayo nikona zoezi ingine ya mpira So wajua bado hiyo zoezi ya mpira ni zoezi ya mwili bado juu bado mnakimbia, bado mnarukaruka, bado mnafanyafanyanini, mnajia unaona. Kwa hivyo, mimi hupiga zoezi sana sana ya mwili mara mbili kwa siku. Lakini yenye sikosangi sana kupiga ni hiyo ya jioni, juu jioni napatikananga. Lakini asubuhi naeza kosa kupatikana kwa hivyo nikose kuipiga. Kwa hivyo, siku yenye sijapatikana napiga zoezi mara moja kwa mwili. Kwa kwa siku yaani unaona.

Eee, eee, napenda kuwa kofia. Kofia ni uradi yaani, eee. Lakini sene linga ni kofia yaani, kuna kofia siye zivaa. Eee, sana sana mi napenda topa, topa ni napenda sana. Naonezo makofia kofia zingine ni ngori sana upate nikizivaa unawana, eee. Kwanza wakati wa juwa niaje manze, eee, juwe kikumulikaga sana inabidingi manze utafute, utafute kofia unawana, eee. Kwa ivo kofia, napenda kukwadi ya kofia sana. Lakini napiwe kave nimekuambiwe lingani kofia gidoja bado kuna kofia za watoto. Na bado kuna kofia za mademe. Na kuna kofia bado za wazea hivi. Pia seziva kofia za wazea dikani za wanaume. Na kofia kikijana hivi ya kiyuti hivi tu kofia inaka uradia. Na nakuambia topa hivi niwera. Kwaza niwera ni ajiniwera ukunywa sana. Niwera ndio bado kofia mina tambuwa sana unacheki So unapenda vako za kofia sana unapenda kuvaa kofia.

Kumbu kumbu ya utotoni yenye nikonayo ni wakati nilibaywa baiki manze siku ya kuzaliwa. Yo ndo kumbu kumbu wenye nakuganao fiti sana utotoni. Ju manze adi siku wana tege hanga hani siku wana tegemeanga hati nezaletewa. Mimistu katu mokoro mekujatuu nayo ni nini prrrr pala meka mnaka baiki kisha napewa na ambiwa hee. Shikashika baiki baiki ni yako wa sulu wanataka baiki hee. Hee miyadi ni sifryo dizain yo ndo kumbu kumbu wenye na kukanao utotoni yenye unifryisha sana naona ee juu nayo nilikuwa napendanga bike sana na kumkani nilikuwa miaka kiinde ya hivi ee nilikuwa napendanga bike sana kundona kumkani ya zangadi kuandanga nayo chuo juu sasa design nilikuwa napendanga bike ilikuwa ingine mada sana yu ndo kumbukumbo niko nayo utatooni fiti sana.

Ee minapendelea kusoma sana kuliko kuandika. Kenye inafanya ni pendelee kusoma kuliko kuandika ni ati kusoma kusoma ni haraka ya anu naona ee kusoma ina haraka alafu kusoma mi naonanga ikinini ikiharakisha akili yako ni ka zoezi ya ya akili kulingana na mimi naona ee inasaidia alafu unajua mambo mingi mpya unacheki kusoma inasaidia sana lakini kuandika kuandika kwanza kitu ya kwanza unachukua wakati muda mwingi sana wa kuandika na bado unachoka mkono huchoka sana unaona eeh so kuandika mimi sipendi vako za kuandika lakini kusoma mimi napenda vako za kusoma. Mavitabu pia nimesoma sana sana ni vitabu za Shaban Robert unaona Shaban Robert ndiyo vitabu zaki napenda kusoma sana. Vitabu kama za hizo za uhuru, za maisha. Maisha pia zenye ameandika zinakuanga rada unacheki. Lakini mimi napenda kusoma kuliko kuandika.

Timu ya mchezo yenye mi hufuata sana ni FC Barcelona FC Barcelona niyo nafuataga sana Barcelona naeza kufwata tangu nikiwa mdogo ju mihua najua mesi. Mesi ndio ali ufanyanga nipende Barcelona. Na kutoka nilipenda Barcelona hio wakati wa mesi Adiwa leo sijai achana na ayo ingawa bado mesi alitoka Barcelona hio ndio timu ya mchezo yenye nafuataga sana Barcelona inapatikana kule Spain sana sana Spanish. Saa ni Spanishi ama ni wapi sasa hukuu Spain uingerezani kukua Spain ndio inapatikana sana. Inakuanga Spain yaani mchezaji mwenye napenda sana kwa Barcelona ni Robert Lewandowski. Yaali toka Bayern Munich. Lakini huyo kijana ni mnyama maze. Endio striker wao mkuu. Uyo ndio mfunga mabao sana sana wakiwa na yamili sijui ni yamili yamaz ama ni nani hadi sijui jina yake huyo boys vizuri. Lakini usiku zote unaona ndio timu. Miinafuata sana.

Njia ninayoitumia kupumzika ni yoga mimi hupiga piga yoga sana. Nilifunzwa yoga nikiwa kidato cha tatu na kutoka nilifunzwa yoga. Nafurahianga wakati tu nasikia nimechoka. Yaani hivyo tu, sina uradi. Inabidingi nitumie yoga yoga kupumzika na hunituliza sana. Ingine pia ni kukunywa kahawa unacheki kahawa hunituliza sana wakati nimechoka unacheki. Hufanya nipumzike fiti kwanza kama niko na msongamano kwa akili ya mambo kwa akili. Nakunywanga kahawa sana sana juu kahawa hunisaidia naweza kutulia vizuri napumzika vizuri. Pia njia ingine ya kupumzika ni kulala unaona kuoga. Naoga kwanza halafu najiekelea nalala nikishalala ni hivyo nikiamka baadaye nitakuwa nishapumzika na niko sawa unaona hizo ndizo njia mimi hutumia sana kupumzika. Lakini yoga ndiyo napenda sana na yoga upumzike fiti sana maithaa unaona mwenye hajui yoga pia anafaa ajifunze.

Ee niwaikutembelea zote zote mbili nimetembelea, nimetembelea ziwa na bado nimetembelea mto lakini ziwa nilitembelea ni ya binadamu kuchimba unacheki lakini uzuri lilikuwa fiti kwanza tulienda huko nikategatega masamaki juu bado mimi hupenda na samaki sana kwanza hizo vako za kutega napenda sana bado nimetembelea mto mto Tana ndio mto nilitembelea ikanifurahisha sana. Juu ya ukubwa wake yaani hiyo mto ni kubwa fiti So ilinifurahisha baitha. Lakini kati ya kutembelea mto na ziwa napenda kutembelea ziwa sana. Ziwe iko na masamaki kubwa kubwa yaani kuliko mto na mimi napenda masamaki sana unaona. Napenda nyama ya samaki "design" ingine mbaya sana. Siku zote ziwa tu.

Eee nzangu kuwatiya moyo ni kuambia tu lazima siku moja itajipa ya nani. Mashida ni kawaida kwa maisha unaona. Eee na kuwanyesha njia tu ya kujutuma siku zote unacheki. Eee bada kuwanyesha ya ni lazima mkuwe kimoja na kuwasidia wakati wakona ngori unacheki. Juu wakati mtu wakona mangori ndi wanonangai. Hapa sasa nikaa maisha mekuangumu hapa siyezani ni nini unacheki lakin sasa yu wakati ndio anatumia io wakati sasa kuwanyesha. Rada ni safi, wejitu, wejitume vilinafaju ni kawaida mangori kwa maisho na choki. Maisho si raisi, maisha ni magumu naona. Kwa hivyo kanyamu ufanya sana ni kuangia na wawo. Kuangia, kuangelesha tu. Naona kuanyesha tu, ni kawaida tu, ni maisha na ni lazimu ngangani. Jio kuna kututafanya na wezi ipotea kwa maisha naona. Wezi ipotelea maisha, kwa hivyo lazimu ujitume siku zo, siku zote.

Lugha ninge penda kujifunza sana ni kichina hivyo, kichina hivyo ningependa kujua kichina. Ju bado mi husema, eh ninge penda kufika china, unajua china. Ukienda china unapata kitu kama matunda, simu matunda unapata matunda inatoka kitu kama. Wame tengeneza na kitu mbili dollars unacheki. Kwa hivo uta inunua narahisi sana. Mwema kitu kaa tano dollars alafu kuje hukuna, unauza tano dollars huku ni pesa ngapi. tano dollars huku ni mia sita unaona. Alafu hu kuja huku unauziwa ngiri mia moja na unaona. Kufo mi lugha ninge penda kuja funza sana ni ya uchina. Ili nieze kuenda kupiga piga shugli huko na ngamu. Nieze kupiga piga mawantu huko. Nieze tu nieze kujiinua ningependa kuja uchina juu bado nataka kuenda huko uchina. Napenda maisha ya uchina sana bado.

Hee napenda kuendesha baiskeli sana niaje lakini sahii ni ngumu sana unipate nikiendesha endesha baiskeli lakini bado napenda lakini nikiwa mtoi ndiyo nilikuwa napataga voko za baiskeli sana unaona hee baiskeli napenda sana ju bado unajua kuendesha baiskeli bado inakuwanga kazoezi ki design hee inasaidianga miguu sana mifupa ya miguu unaona hiyo kuperdo hiyo kunyongera kila time inafanyanga inafanyanga miguu yako yako ikupatepate nguvu unaona, kwahivyo napenda kuendesha baiskeli sana kwanza wakati siendi mahali mbali ama mahali hakuna milima mingi. Natumia baiskeli unaona.

Jara sana sana hio ni mikutoni ya kwanza kwanza yenye napenda. Yaani ile yenye shughuli zinaongelewa ni shughuli za biashara sana sana. Unacheki. Yaani mnaambiwa kaa mnazimbiwa yaani mnafunzwa mambo ya biashara. Unacheki. Kama mnaambiwa yaani kwenye mnaeza toa makapitol hivi hadi ka ni maloan maloan apps hivi unacheki. Kwaivo unapatanga ma ka benki hivi inakuja inaita watu inawaita watu mkutano inawaambia bado mkitaka loan ya biashara inawaelezea venye mtafanya ni ni ni unacheki mikutano ka iyo iko fiti bado mikutano ya kijamii ka tuseme ya familia hivi mnaenda mnapatana familia moja mnafurahia mnakula hiyo ni mikutano ingine yenye napenda ingine pia ni ya marafiki unajua na jamii sasa na watu wa nje nje hivi sasa marafiki hivi najua hadi kitu kama kunakuwa na mikutano mingi sana unacheki so hizo ni mikutano tu napenda.

Mchezaji mwenye napenda sana ni wa kandanda na ni Lionel Messi, napenda Messi sana by the way. Messi adi si ati nampenda kutoka leo ama jana. Messi nimempenda tangu nikiwanga mtoto. Adi wakati yenye nilikuwa nachezaga kadanda. Nilikuwa nachezanga kandanda nilikuwa napendaga Messi sana. Adi ndo nilikuwa napenda tu venye anacheza tu, unacheki hyo dizaini yake. Kwa hivyo messi ndio tu uradi kwangu. Sai sjui anacheza anacheza bado ako uingereza unajua messi bado ndo yeye amebeba kombe la dunia bado. Messi ndiye amebeba unaona na messi ndo mchazaji mfiti sana dunia mzima achana na Ronaldo Ronaldo ni katoto bado kwa messi unacheki, So mchezaji namtambua sana ni Messi alafu Neymar na Robert Lewandowski Na Marcus Lewis Hawa wachezaji pia nawatambua vibaya sana. Lakini Messi ndo wa kwanza siku zote unaona na messi ndo mchezaji bora sana duniani.

Napenda kujaribu sana teknolojia mpya mpya. Teknolojia kama ya AI hivi unacheki. Yaani AI nimeona imekuja na vako mpya mpya. AI ni teknolojia ingine mbaya sana. Unaona mtu hadi anaeza tengeneza movie na asikuwe na watu yaani asikuwe yaani na yaani hadi asikuwe na hadi ma camera. Yaani tu ni simu tu na AI. Hei kwa hivyo teknolojia kama ya AI naezapenda kuijaribu sana. Naependa kujua pia mimi venye naeza tengeneza videosa hivi. Na AI unacheki juu AI pia iko na uradi vibaya sana unang'amu? Teknolojia kama hizo bado masimu mpya mpya bado unajua napenda kuzirora sana pia. Unacheki pia magari mpya mpya kuona adi gari, unajua gari pia ni teknolojia. Hakuna kitu si teknolojia na napenda sana. Bado app mpya zikitokea. Yaani eh napenda sana kujua mambo mpya mpya. Teknolojia kwanza napenda sana.

Tamasha la mziki nimeenda adi si moja nimeenda tamasha la mingi sana So ka ya kwanza yenye nimeenda ni ya brida najua unajua brida uyu mafrumbanya geukq ka unanionyesha jezi namba. Uyo sasa brida nimeenda ya brida brida alikuwa amekujanga shule kuetu iyo kwa hivo iyo lazima ningeenda yani nyumbani kwetu lakini bado ni shule unaona So hiyo ingine bado nimenda ni ya toxic lyerikali pia. Nimeenda. Yake niliendanga ju bado pia ilikua ameleta kwa hizi area za kwetu na ilikuwa mbaya sana. Hizo tamasha zote za mziki zinanibamba sana. Yani zililifurahisha zote halafu unajua zote zii ukuwa mausiku usiku sasa. Pale magedha za giza. Zote zii ukuwa magedha za giza giza kwa hivo inakuanga tu uradi unaona. Lakini tamasha ya mziki yenye nezapenda kwenda sana ya katello hivi kama ya popcorn hivi, ama ya skillibeng, tomili, unacheki Kraf hivi, skeng unacheki hiyo tamasha ya doba kama hizo hasaa wa bigi bigi naezapenda kuzienda sana. Kwanza ya katelo niaje nawezapenda kuona tamasha mziki ya katelo sana. Najua tu suku moja nitaingingia tu.

Jambo la dini muhimu kwangu sasa gani. Sijui ama hio ni dini lakini kutambua tu Yesu Kristo hio ndio mi najua unajua. Nayo shida ni Yesu Kristo na dini ni watu wawili tofauti unaona kwa hivyo bado mimi sijui mambo ya dini sana sitambui dini sana vile.

Mazingira ya mboka yenye mi hupendeleaga tu, nakwambia tu siku zote ni wakati kuna wateja wengi. Wakati wateja wanakurom kwa mboka yako unacheki. Ile kitha unanunua tu manzee umenunua stock ka wiki moja imepita. Alafu ndo hiyo stock tu nayo imejaa jaa. Alafu bahati nzuri ninedi sai ni kuisha inaisha unachukia wakati wateja ni wengi wamekujia vitu zinaenda zikienda hayo mazingira hukuwa tamu sana ya kazi. Jua mazingira yanaweza fanyangani, inakupeanga motisha hadi ya kuamka kesho, na bado inakupea motisha ya kwendea ya stock nyingine ya mpya unaona. Na bado inakupea yaani unasikia tu wenye wanataka kusonga mbele tu zaidi. Halafu bado unajua inakuongezea ya kichele, juu si tuko pale hivyo muru, unacheki. Bado kichele inaongezeka fit, kwahivyo mi ndo mazingira mi hupenda ya mboka wakati wateja wamekuja moja kumoja mazee.

Hesabu napenda vako za hesabu sana. Juu sasa unajuwa adi nikiwaga mjunia nilikuwa nafanyaga hesabu design ingine wagwan sana unacheki. Mi nilikuwaga fiti adi hesabu ndio nilipitaga sana kwa mitiani yangu yote. Jua esabu kenye ilikuwanga inafuraishanga na esabu. Jibu kama ni tano, jibu ni tano. Unaona? Akuna ati venye utachocha chocha nini ati upate jibu ingine ati na ikuwe ni jibu. Ni jibu iko sawa. Kwa hivyo jibu kaa ni tano ni tano. Alafu hesabu ukifuata njia tu yake venye inataka vizuri. Ukuwe makini nayo kuanza mwanzo adi mwisho venye inataka kufanywa aya alafu fanya fanya siku kadhaa tu urudie urudie urudie. Iingie kwa akidi ukipatana na yoyote adi inakaa aje unajua unaichafua esabu ilikuwa raisi na mi upenda esabu alafu bado esabu bado imetuzunguka unajua adi ukipiga biashara. Lazima upige na esabu unajua. Eeh lazima uhesabu doo ujuwe niko na ngiri kumi nimenunua stock ya ngiri tano. Nimempata ngiri kumi na tano unaona ni lazima ukuwe mjanja So esabu napenda vako za esabu sana.

Mi michango sana sana. Manze sadaka sadaka ni ngumu sana ata sikumbuki mara ya mwisho nilitoa ngapi. Sadaka ni lini. Nimekaa before nitoe sadaka. Unaona nasi eti mi hukataa kutoa. Sadaka nile mimi huona hii. Sadaka manze mna tungorana sana. Lakini michango. Na michango nile michango naona huyu amekuja. Anataka kuchangiwa aenda hospitali hivi. Ama shule hivi unacheki. Ama kitu ingine unaona hio mchango sasa hio ndo michango nitafanya. Ama unapata mtu kwa roadi hivi unapata anachangisha sijui mtu amegonjeka ama amefanya nini siunaona na anataka usaidizi yenu. Michango kama ndo mi huamua kufanya michango sana sana juu huwa naonanga hio inasaidia sana kuliko sadaka unaona sadaka mi sionangi ikiisaidia sana kaa michango. Michango ndo husaidia kwa hivyo ndo maana mi hutoa wa michango sana kuliko venye mi hutoa sadaka.

Mahali pazuri nimesafiri sana ni tuseme baharini. Baharini ni mahali nilifurahia. Na pia msituni hivi na milimani pia huko ni zabe mihufurahia. Baharini kenye ilinifurahisha ni maji tu ya chumvi yani kuona. Na mtu haoni mwisho juu ni kubwa sana. Juu bado napenda vako za kuongelea ogelea kuswim yani unacheki. Kwa hivyo bahari ilinibamba tu na hiyo kuogelea nini na ni kubwa vizuri. Bado kubeba bebwa na hiyo nini unacheki huto tumeli tudogo tudogo. Hiyo pia ilinifurahishaga sana sana. Hiyo ndo zabe fiti pia nisha tembelea ni baharini pazuri sana baitha halafu msituni sasa na milimani. Sasa wajua msitu ziko na mlima. Tu yaani kwa mlima alafu juu kwa mlima kuna msitu. Huko unapatana na mto. Bado unapatana na wanyama pori. Cheki kwanza huko ilinifurahisha juu ya kuwindawinda unaona. Tuliwindga nyama za sungura hivi na tukazichomea huko ilikuwa rada sana, kwa hivyo hizo ndo mahali nzuri sana nimeshai tembelea, nishai kusafiri tu.

Mi huwainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuwa kuna wakati wa mboka na kuna wakati wa maisha ya kibinafsi unaona. Ka sahii ni wakati wa shughuli za mboka, sijui mbona nianze kuleta mambo ya maisha ya kibinafsi unaona kwaivo ivo ndo tu mi hufanya, ka ni wakati wa mboka mi napiga tu shughuli za mboka, vizuri. Nikishamaliza shughuli za mboka, ndio sasa natokea baadae naenda kwa shughuli za maisha ya kibinafsi unaona. Hizo nazo ukinipata hapo, hutanipata ati ati naanza kukupea vako za mboka. Sasa mbona nikukupee vako za mboka na hii ni maisha ingine sasa unaona. Kwa hivyo ndo mi hufanya, kila kitu na wakati yake unaona na hakuna kuchaganyisha unaona wakati sichanganyishi inakuwa tu iko sawa sasa unaona, na ivo ndo tu mi hufanya.

Siku ya kuzaliwa miu sherekia na njia mingi sana. Lakini ya nita kupea nita kupea ene miu endanga kuogelea sana sana kwa maji na kutembea. Nikisha atoka kwa maji uskuni miogelea muna pata kunyini lenda kuwagelea lenda kuogelea msituni. Kwa huko msituni kura kwa ga na mamto kubwa kubwa kubwa hani na mali fiti fiti ya kuwagelea. Shida ya huko tu ni wanyama yo nto tuyo kwa kashida wanyama pori waneza kufanya mbaya. Kwanza kwa hiyo maji ju hiyo maji iyyo josika ya swimo manzee. Lakini sumi upenda kwanza huko nenda huko. Nongelea Afisikwangi pikia angu na kuna rambogi unacheki. Kisha tunapia tunawinda huko. Na tunakula huko. Hei tuwabebatuvu tuza kupika. Tunatopikia huko. Tuwabibabado mamizinga, manini, mangoai unacheki. Hei tunajibamba huko. Tunatoka huko kaa kitu kaa kiesho. Unapata tulilaladi huko. Naona tunatoka huko saa kitu kama kesho hivi sasa. Lakini hukono ya maisha ilikuwa vule. Yo ndo miwe jibamba siku yangu ya nini ya kudoro. Ya kubambika. Ya kuzaliwa.

Nimewahi fikiria, hadi sasa si ati nimewahi okay nimewaifikiria juu kuna wakati sikuwa nimeweka, hiyo ndio time tu. Hiyo wakati nilikuwa nafiikiria venye ntaeka, lakini sahii unajua niko nayo sasa. Kwa hivo saa hii nishaeka, lakini bado mimi hufikiria venye ntaeka zingine, unaona? Eeh juu, sitakangi kuwa tu na moja pekee yake. Kenye hufanya mimi nipende biashara ni ati. Biashara inakuwanga na pesa yenye wewe mwenyewe unajitakia unaona. Na biashara hukupea fiti na iko na raha juu sasa unajua hakuna mtu amekuajiri. Wewe ndio umejiajiri, wewe ndio unajipangia kila kitu we ndio unajipangia kila shughuli. Na bado pesa, yaani profit unataka kupata bado, ni we unajiekeanga, unaona? Juu unajua ukinunua vitu kama ngiri, stoko ya ngiri kama kumi hivi. Unajua unataka ikurudishie ngiri kama mbao, unaona? So wewe unajua venye utauza vitu zako, ili uweze kupata hiyo, hiyo pesa unataka. Hiyo ndio huwa hunibamba na biashara sana. Na nimefikiria mara mingi sana kuanzisha biashara ili nikakuja sasa kuanzisha baadae after kufikiria sana.

Mahari, mahali pa ibaada mimi huenda mara kama tatu, lakini unajua si ati nakuanga na mahali penyewe, mimi hupiga tu ibaada nikifikiria sana sana, lakini kawaida ukiangalia napiganga mara tatu mara mbili, katikati ya siku ndiyo sipigangi sana, hiyo sana sana mimi husahau, lakini asubuhi lazima nipige ibaada nikiamka, tena jioni lazima nipige halafu na katikati ya siku ile wakati yenye nimekumbuka unaona. Kwa hivyo sina ile mara mingi huenda lakini tuseme mara tatu tu kwa siku juu na unajua ibaada muhimu siku zote juu ibaada ndiyo inatuweka uhai hiyo ndiyo imetushikilia siku zote jo. Kwa hivyo lazima lazima napiga ibaada lazima napiga ibaada hadi ingewezekana naweza ongezea nikuwe nafanya mara kama saba ama kumi kwa siku. Ningefurahia lakini sasa kazi hainiruhusu jo lakini mungu tu anatukumbuka jo unaona.

Ee napenda suruali manze sasa eei mimi nitapendea skati nini unadhani mimi ni ndomea manze. Kwa hivyo mimi nitapenda suruali juu suruali nitavaa sasa nikipata skati skati nitapeleka wapi alafu mimi na bibi ee mimi sidai skati unacheki ee. Mimi nadai suruali suruali ndiyo inaweza bamba. Juu suruali inakuwanga luku ya mandomea huku kwetu mnacheki. Lakini bado wanawake huku bado huvaa masuruali. Lakini huku huwezipata mwanaume ya kivaa sketi unacheki ee. Lakini unawezapata mwanamke ya kivaa suruali hivyo ndivyo inakuwanga ee nikabaridi tu.

Eee kwanza ni kupiga zoezi mi ili nieke afya fiti mi hupiga zoezi fiti sana Ngware asubuhi nikiamka mi huenda kukimbia niaje. Nakimbia hiyo hukuwa zoezi fiti sana ya mwili alafu bado jioni pia nikitokea mboka naendanga zoezi ya mpira na bado kwa hiyo mpira wajajua tunakimbianga tunaa eee tuwa tunajiskumaskuma tunafanya mazoezi mingi mingi unacheki kwa hivo pia nayo husaidi ya mwili hiyo igine ni kukula matunda mingi unacheki. Mi ukula matunda mingi sana unacheki maembe, machungwa, unacheki ee mandizi. Mimi hupenda kukula matunda sana na bado kukula fiti chakula. Chakule yenye ikona nini fiti unacheki, ikona fiti. Pia kitu ingine nikiona tu nikona shida yoyote nihisi tu kashida kakote hivi kana nishtua. Hivo tu haraharaka niko kwa daktari kujua rada ni gani unaona ee. Sipendi adi kujiachilia unaona ee hiyo ndio tu design haiyaya ee alafu kuona daktari unajua ka ni meno daktari ananiangalia unaona hiyo hisaidia sanaa.

Ripoti za kazi mi uwanda designer ni konza kujua nini na wangelelea kwa hile ripoti unaona? Najua kila kitu inaitaji kujua bado suluhisho wa ile reporti unaona? Kila kitu yenye inaitajika majina ya kila mtu ameusika kwa iyo ripoti unaona? Najua sababu ya iyo ripoti, najua wakati vizuri ya kila kitu venye ilitendeka ninajua kila kitu kuhusu hile ripoti. Kwa hivyo hivyo ndo mi ujianda kuandika ripoti ni kwenisha chukua kila kitu na itajia kujua. Kama ni majina ya wenye wali usika kwa hivyo ripoti kama shidene nafanyo ripoti ya ndikwe, suluhishwa hivyo ripoti unaona. Wakati nani alitumana unaona. Kila kitu tu naomi ufanyo ndo mi ujipanga uajiandaa kuandika ripoti ya kazi unaona Njuhu zi wanapata nga report ya kazi kama saa unapata nikituka maji metumika vibaya sana kwa kampuni. Wanaitaji niandike report ulajo saa lazima ni andike mbona maji na tumika vibaya tuliona nini ndio shida. Soluhisho ni gani unaona watu na tumu ya usika wote unaona Njuhu shuguli zote nani alitutuma ni manager ama ni mku wa kazi ama ni nani. Izo saa ndo mi huandaa kwa report ili neza kuiandika fiti.

Napendelea baridi. Joto nayo uchachisha. Doto adi hamnanga fom manze. Lakini ukiwa na baridi baridi na isikuwe baridi ya mvua. Baridi pekeake. Baridi tu ya kuvaliwa jacket. Hio ndo napendaga unaona. Juu mi nayo napenda bado majacket. Ma puff jacket ivi niaje. Kwa ivo wakati kuna baridi ndio unacheki hio luku uivana sana kukiwa na baridi. Juu hizo siku za joto nayo. Labda uivaye usiku. Usiku adi uwezi ivaa ukiwa umelala tu ni usiku ukitokea alafu urudi keja unaona. Iyo ndo shuguli ya puff jacket wakati wa joto. Lakini sasa wakati wa baridi adi asubui, saa saba mtu tu anakupata nayo unacheki inakuanga uradi. Kwa hio mi napenda wakati wa baridi sana kuliko wakati wa joto. Wakati wa joto tu labda swimo ndio inakuanga uradi pekee. Kuenda kuogelea tu ni inakuwanga fom wakati wa joto solo.

Napenda kuskiliza redio, mimi husikiliza redio na kaa nikisikiza ngoma hivi unacheki juu redio bana unajua zi huleta mangoma. Na redio hiyo station ya redio yenye mi hupenda sana ni NRG, NRG redio ya Kenya. Inakuwanga rada safi sana. Naipendanga ju hiyo hucheza ngoma zote na ngoma zenya napenda, ngoma za Kenya, ngoma za Jamaica, ngoma za wapi, unacheki. Kwa hivyo sipati kitu katelo. Hiyo hunifurahisha sana ikicheza katelo. Mi kitu inacheza tu katelo naanza kusikiza. Unaona? Kwa hivo mimi hupenda kusikiza redio ju bado unajua radio pia hukua na habari tamutamu. Radio hukua na mahabari tamutamu pia. Nikitaka kujua mahabari bado mi husikiza radio juu inatoangamahaabari pia. Ama upate kuna mtu najua na anaenda kuhojiwa kwa radio. Unaona so lazima nisikize hiyo radio. Kaa hivyo time unaona nikisikiza hiyo radio kwa hivyo napenda tu kusikiza radio bado.

Jamii, jamii yangu mimi huisaidia tuu na makaazi sana sana. Kuokolea penye wanahitaji kuokolewa huwa tu kazi unacheki shugli. Juu unapatanga unaeza kuwa tu eria hivi mzazi anadai umwokole mamboka. Inabidi tu unamwokolea mamboka. Ama huko nje unapata wazee hivi. Anataka mwaokolee pia, inabidi mzee unamsaidia. Unajua shosho mzee unaezampata amebeba mzigo unacheki na anaenda eria. Unacheki tu inabidi unamsaidia, bado unajua hiyo ni kusaidia jamii. Hivyo ndo mihusaidia ama kitu kaa kanisa hivi. Kwenda kuwaoshea kanisa unajua bado hiyo ni kusaidia jamii. Unaenda na unaosha church unaosha kanisa alafu ni hivo tu hiyo bado ina kusaidia jamii vizuri sana.

Mwaka mpya mimi husherekea sana sana nikiwa kwanza ni kuenda kwa kanisa hadi kitu saa sita na daika kumi hivi unaona. Mwaka ikisha pita hivi ni hivo sasa ju mwaka mpya kwanza nasemanga ni vizuri kuanza na mungu mbele. Unaona ee kwa hivyo unaanza na kanisa hadi saa sita na kitu daika kumi hivi. Juu sasa sita na unajua sasa saa sita na dakika kumi ni tuko mwaka ingine mpya. Ee alafu sasa natokea naenda sherehe sasa utaenda kujikula kula sasa na marafiki sasa tunaenda kaa ni klabu hivi tunaingia bukla ee mizinga yaani mangwai yaani kujibamba sasa kufurahia juu. Nayo kuwa na mwaka mpya usidhaniye ni mchezo unajua ee hivyo ndio tu mimi hupiga sherehe. Hiyo usiku yote hadi kesho ngware inakuanga tu kubambika tu kukula ngoma unacheki kuiva yaani kukula kubambika tu kujirusha tu siku zote hiyo ndio inakuwanga raha ya hiyo siku manzee siku zote siku oo eh siku. Mwaka mpya napenda sana kwanza.

Kuzungumza kuhusu siasa. Mimi nayo kuhusu siasa sipendi vako za siasa. Siasa labda kama wananichagua ndio naweza zungumza. Lakini ju sasa hakuna kuchaguliwa na chaguliwa mimi vako za siyasa zi. Sipendagi vako za siasa. Adi hii mtandaoni uwezi nipata nikishugulika eti. Sijui nani amefanya nani. Eti sijui eti serikali inafanya nini. Ama maneno iyo ya siasa. Mimi sinanga iyo wakati ju sasa hao adi hao wanasiasa unajua ua unashinda ukiwachagua ama ukishughulika na mambo yao. Akuna siku huyo mtu atakuja kwako akuja kwa akuambie shika chakula unashika nini. Nikukusumbua tu anakusumbua, anakutumia ili aweze kupata kenye yeye anata kenye anataka kwa hivyo mimi maneno ya siasa, ni zi kabisa adi kidogo. Sipendi vako za siasa adi kidogo, na uwezi nilipata nikizungumza vako za siasa.

Mi huishi nilipozaliwa yaani kwa buda angu nacheki huko ndo mi hutulia bado kwenye nilizaliwa yaani kwenye pia mzae wangu alizaliwa unacheki. Huko ndo sasa mimi u live huko ndo mi hutulia na hivyo ndo tu mi hutulia hakuna design ngine unacheki. Niko na keja huko lakini we sai sikaangi huko sai nilitoka huko. Sikuhizi niliingia za base ingine nilipotea huko kwanza. Nilijitaftia za base ingine na huko mbali mbali mjini. Juu huko nao unaju huko ni embu lakini kwenye niko si embu.

Mi nikiwa, utotoni niilikuwa napendanga tu mchezo kwanza unaona, na si mchezo moja, michezo tu zote zote, lakini mchezo ilikuwa inashikanga sana ni cha baba na cha mama, hhio mchezo staki ona venye ilikuwa inakulia, hio mchezo ndio ilikuwa top notch yani siku zote, hio mchezo ilikuwa inabambanga, juu kunakuanga na siri flani inakuanga nayo, na hio siri ndio hiubamba sana kwa hio mchezo unacheki, hio mchezo ingine nilikuwa napendanga nayo ni kuchezanga futa, footboal yani unacheki mpira. Niaje mtu wangu ulikuwa upenda kucheza mpira wa mguu sana jamani. Mpira wa mguu niaje nayo tuliicheza kadana tulikuwa tunacheza kandanda adi yani tu nilikuwa napenda kucheza kadanda vibaya sana ivo izo ndizo vitu nilikuwa napenda sana kufanya nikiwa mtoto lakini yote kwa jumla tu ni mchezo. Mchezo nilikuwa napenda mchezo sana nikiwa utotoni. Mchezo ilikuwa inanifuraishanga sana. Adi wa leo sitai sahau venye nilikuwa nachezanga haki.

Musimu wa mwaka naupenda sana ni msimu wa krisimasi unajua. Mi hupenda hiyo musimu sana. Hii ndo githaa yenye yesu huzaliwangwa? Hiyo msimu mi hupendanga sana. Juu, yaani inakuanga na, inakuwanga na hewa ingine tofauti tu. Hadi watu hunonanga, yaani watu wanakuwa wamejisunda, yaani wamejipanga yenyewe kusherehekea kweli kweli yaani. Juu hadi vyakula zi hupikwa hiyo time, usitake ona. Hizi siku zingine hupatagi vyakula hiyo design, yaani. Kila, yaani hiyo inakuwanga sherehe ya kila mahali, kila boma unapata imepika machapati, machapati, manini, unashindwa rada ni gani, unaona? Lakini hiyo vako siku hizi inaenda ikiisha isha unaona? Si ka kitambo, kitambo ndo hiyo vako ilikuwa inashika sana. Sijui ni ati watu wamekuwa wakubwa ama ni nini. Yaani vako za sikukuu hazishiki ka kitambo. Kitambo nikiwa mtoi ningesikia ni sikukuu, ati ni msimu wa sikukuu. Eeh, ningefurahia sana. Sujui mbona lakini saa hii hadi hiyo sikukuu yaani sifurahii ile sana ka nikiwa mtoi.

Kenye mi hufanya kulinda mazingira sana sana ni kuhakisha kama ni mauwa hivi ama ni miti. Nimepanda mauwa mingi, nimepanda miti mingi, unacheki. Na nazimwagia maji kila wakati ju unajua bado uwezi panda alafu uzi yachilie. Zinahitaji maji zinahitaji nini, unacheki so kwa hivyo na-ensure tu nimemwagia maji ziko fiti zimekunywa maji vizuri. Kitu ingine nayo ni ka ni makaratasi ya nina-ensure kwenye niko mazingira iko safi kumefagiliwa. Makaratasi tumeokota. Mitaro ya maji yenye imefungana tumefungua yaani iko sawa. Pia kufua nguo unajua bado kuwa msafi bado. Yaani usafi mingi ndiyo mi hufanya sana sana ili kulinda mazingira unaona. Usafi mingi mingi kufagia hivo kumwaga mwaga maji unacheki.

Tabia nayo ipenda kwa wengine ni tabia ya kusaidia sana sana una cheki. Mahali watu wana okoleana sana sana hio tabia mimi hunibamba sana. Mtu anajua yani anaeza, anajua kuingia kwa kiatu ya msee mwigine anajua rada ni gani na cheki. Naeza kusaidia msee akiwa na noma, so mimi hio ndo kitu na penda, hio ndo tabia nasema na penda na wengi, kwa mtu mimi nikiona mtu ana tabia kama hio, hapo hapo amenifurahisha unaona. Ile tabia ya kupenda watu hadi hajui yani, hadi kama hujui mtu yani huogopi kumsaidia ama huwezi muacha unacheki kwa noma. Hiyo tabia, hio ndio tabia tu mimi hupenda kwa watu wengi, kwa watu yani hio ndio tabia naeza penda kwa mtu. Nikikuona na hiyo tabia ni hivo hadi, mimi na wewe tunakuwa marafiki, tutasikizana sana.

Napenda kuangalia nyota sana yaani. Nyota ziunifurahisha kwanza maithaa za mausiku usiku hivi. Si ndiyo nyota ziutokea mingi sana. Napenda kuangalia nyota sana. Huwezi pata nyota hadi asubuhi. Ngumu sana upate nyota asubuhi. Nyota ziutokea usiku na napenda kuziangalia sana. Bado mimi huamini binadamu pia nyota unaona. Kwa hivyo nikiona binadamu ni kama pia nimeona nyota yaani unaona. Juu kila binadamu is a star. Ni nyota kivyake unaona. Kwa hivyo napenda vako za nyota yaani. Inafanyanga natulia tu halafu mafikira inaenda yaani mafikira yangu inabebwa. Hiyo wakati yenye nimeangalia nyota hivyo juu yaani unajua akili yangu inaanzanga ndiyo namba kufikiria mambo ingine hadi unapata. Nimetoka kwa dunia niko mahali ingine niko kwa mafikira ndani sasa naanza kufikiria lakini macho yangu ukiangalia imeangalia tu nyota hivyo nyota hufanya mtu afikirie sana.

Asubuhi, asubuhi hivi mi hukula sana sana mayai, unacheki, na mkate, na chai, sana sana chai ya maziwa, unaona? Udo chai ya maziwa pale inadai maziwa, maji, majani na sukari, unona? Na iskwe, maziwe kwe kwe mingi kiasi una cheki ikuwe imeshika. Bado majani kwe meshika, iskwe mingi sana, skari pia kwe kwa filte. Na mkate, mkate su nanunuwa tu, maya ipi unanunuwa lafu maya yuna pika pika pale, su hizo nilito na penda sana. Ju izo zina nipeanga nguvu, uki kula hiyo hadi saane kise mwifiki ya wili, badu wa wisi nja unaona unakuanga bado uko fiti. Kwanza mi upenda kula hivyo ni kia na mboka sana sana unacheki. Yubili ni medema hivyo njuu, eh mboka na hivyo na itaji ku uko fulli fiti ya ni umedema fiti unaona. Yyo ndio shagla manze.

Mabadiliko kazini tu mimi huwashambulia kwa kukubali unajua. Lazima unakubali mabadiliko, lakini unajua shida ya binadamu. Binadamu anaogopanga mabadiliko sana, unaona. Sijui kwa nini tunaogopanga mabadiliko, juu yo tunaonanga kama hiyo kitu inakuja itatushinda unaona? Hiyo ndo inafanyanga tuogope. Alafu penye ulikuwa ulikuwa ushazoea na ukatoshea. Kwa hivo unaona ee, heri hapa nimeshazoea na nikatoshea, lakini unaona. Hivo ndo mi hupenda tu kuikubali mabadiliko. Ju najua nayo mabadiliko naekanga akili yangu kuwa hii mabadiliko yamekuja pia kuleta mabadiliko mzuri. Kwa hivyo nafurahia nikiona mabadiliko na najisukuma nang'ang'ana. Pia naeza kujua kitu hiyo mpya imekuja ju mabadiliko nayo unajua inakujanga na kitu mpya. Kwa hivyo ni kujisukuma tu nayo venye iko na kuikubali na kuipenda siku zote bana.

Kinywaji cha baridi nachokipenda minapenda tu soda baridi iko fiti unacheki napenda soda baridi. Soda ikiwa tu baridi naitambua najua tu iko bie yaani kwangu unacheki na tambua soda baridi vibaya sana ikiwa kwanza cocacola hivi unacheki cocacola hukuwa tu manze. Mihuskia tu imenituliza. Kwanza ikue ni wakati wa jua unacheki ju kinywaji ya baridi haitakangi wakati wa nini ati wa baridi pia. Kinywaji baridi hutaka wakati wa baridi. Kukiwa na baridi fiti. We kunywa tu hiyo soda baridi usikie venye rada ni gani. Inakuanga na uradi safi sana unacheki. So kinywaji napenda cha baridi sana sana. Ni soda soda baridi iko bie na mimi unacheki.

Eee, napenda kula popcorn. Nazipenda sana unajua kwanza popcorn hukuwa rada magidhaa za unaona filamu, unaona magidhaa za filamu. Ama wakati mmeenda sinema. Mngeenda sinema saa mkiingia kwa sinema inatakanga mkuwe na mapopcorns hivi unacheki. Mingi mingi, tu ili mkiwa kule tu mkiona sinema tu kazi ni kutafuna tafuna. Popcorn zinatakaga wakati wa sinema ama we mwenyewe ukiwa nyumbani ukiona filamu. Lakini mi nazipenda sana wakati wa filamu, sinema sana sana, ndio unifuraisha vibaya sana. Hapo ndo utanipata, nikipiga hio shugli unacheki, lakini popcorn siku zote tu nazipenda sana baidha.

Natumia video sana kwa mawasiliano.sindio, kama saahi unajua ukidai kwa zili kama, shughli ya biashara hivi, lazima unatumia video ili, kuelezea watu kama kuonyesha watu stock enye ukonayo. Wakikutaka venye watakupata unaoana, kwa hivyo unatumia video sana sana ili watumie uko mneti. Unajua wa kiona hiyo video, utakua umewasilia kuwa, ukona stoco fulani unauza, kani matisho kani matoja unacheki. Na wata kuelewa mta eza kupatana rafiti. Kwa hivyo, miu tumia sana video kwa mawasiliano. Kwanza tikitaka hivi, Tikitaka miu dungama video za ma hizo maluku zenye nauza, unacheki. Ili niweze kupata pata ma wateja, unaona, hiyo design tu. Hiyo ndio design yangu, ndio maana unapenda video kwa mawasiliano. Uzuri ya video kwa mawasiliano, video hadi ikae siku ngapi kwa mtandaoni, mtu tu ataiona, unaona, eeh na itaonwa na watu wengi, eeh. Sika wakati umeongea mtu na wasiliano na mtu kwa mdomo tu ama kwa simu pekee. Naongea tu na mtu mmoja. Lakini video tafikia watu wengi sana. Unaona, hii ndio unifurahisha na video sana.

Nyama naipenda sana zaidi ni nyama ya nguruwe. Ee mi sijui siku izi napendea nini nyama ya nguruwe, na kitu ya kushtuwa sana unacheki kimbokta ee kimbokta ni unasikianga nyama ya nguruwe unashindwa ee hawa wanakulaje nguruwe sasa ee lakini siku hizi mi nayo huwezi nitoa kwa nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe mi nitadembua yaani nitaikula, napenda sana kwanza, kwanza saa hii ikuwe choma halafu ugali pale unacheki, pisha inataka ka ugali choma, choma ya nguruwe. Kisha kaugali, kisha skuma kiasi hivi na kachumbari unacheki? Ile kachumbari ikuwe bado na dania na bado kitunguu. Hiyo nguruwe nayo si ntaifanya mbaya. So nyama napenda sana ni ya nguruwe. Sijui mbona napenda nguruwe hiyo design. Sujui ni juu ya hiyo mafuta yake ama ni nini, unacheki? Juu bado hiyo mafuta yake mi husikia ikiwa tamu ni aje. Mi hupenda nguruwe sana.

Mi huongezo uzalishaji na kwa kukula vitu kaa njugu. Sijui kama unajua njugu. Eee manjugu manjugu zii husaidia sana kuongeza uzalishaji unacheki. Kitu ingine nao ni mokomberao. Mokomberao. Eee mokomberao najua pia huokolea. Hizo ndo zo vitu tu mi hufanya sana naongeza na kukula. Na bado zoezi ju unajua. Eee mi hutokea badoo kupiga piga zoezi badoo venye unapiga zoezi badoo naongezeanga. Lakini zoezi inaongeza nguvu za kiume si uzalishaji. NJugu na mokombero ndo zi huongeza uzalishaji sana sana unona njugu kwanza ee njugu hukuwa bie sana na mokombero izo nazitambua kwa hiyo shugli vibaya sana.

Mwezi wa mwaka huipenda mwenye napenda sana ni mwezi wa disemba unaona disemba nayo unajua napenda sana disemba ju msimu wa disemba ni wa sherehe pekee yake uku kwanza. Disemba inakuaga tu kufurahia siku kuu. Kwa hivyo na hewa enye inakuanga wakati wa siku kuu ni ya kufurahisha kila watu watu wangekuwa wanafanya kila mwezi ikaekaa disemba maisha ingekuwa raha sana yaani kila mwezi tu inakakaa disemba disemba venye ina kuwaga. Disemba hukuwa na uradi sana unacheki. Desemba adi watu wakazaangi yani inakuanga tu wakati wa uradi na kufurahia pekee hiyo ndio mwezi yenye mi napenda sana unacheki na alafu enye imeifuata nyuma ju yenye iko nyuma yake pia ndio nilizaliwa unaona kwa hivyo ndo mwezi ingine napenda ni novemba pekee ju pia na yenye imefuata disemba.

Malengo ya kila mwezi kazini mimi huiweka kulingana na stock yenye nimeshika unajua. Kama nimeshika stock ya kitu ngiri kumi, nangoja malengo si kubwa sana. Lakini kama nimeshika stock ya kitu ngiri kama thirty unaona kwa hivyo malengo yenye naweka ni kubwa sana hiyo mwezi. Nangoja. Nangoja nipate kitu iko fiti kuliko kama hii ya ngiri kumi. Kwa hivyo malengo huku mimi huweka sana sana kulingana na. Vyenye pia mimi nimeekelea hiyo kazi unaona nguvu yenye nimeekelea kwa hiyo kazi ama pesa yenye nimeekelea kwa hiyo kazi pia wakati yenye nimeekelea kwa hiyo kazi unaona hakuna vyenye utaekelea wakati kidogo pesa kidogo kwa kazi halafu ati ungoje upate malengo kubwa unaona uweke malengo kubwa haiwezi enda hivyo. Ukiekelea malengo ndo ukiekelea pesa kidogo na wakati kidogo pia malengo inafaa kuwa kidogo lakini ukiekelea pesa mingi na wakati mingi kwa kazi kwa hivyo unangoja tu nini malengo ikuwe nini malengo inakuwa kubwa tu na itakuwa makubwa tu.

Napenda chai sana sana. Ju unajua chai chai inakuanga nzito. Chai ikona nguvu kuliko kahawa. Kunywa chai huwezi hisi njaa ka venye ukikunywa kahawa unahisingi njaa. Kahawa inakaanga tu kwa mwili dakika mbili tu inatoka. Lakini nayo uzuri ya kahawa ni moja. Kahawa ukikunywa inakusaidia kupunguza mawazo kwa akili yani inakutuliza hiyo ndio uzuri tu ya kahawa. Lakini mimi napenda chai kuliko kahawa. Ju asubihi manze nikikunywa kitu kama mkate napenda kunywa na chai sipendi kahawa sana unaona. Lakini pia kahawa naitambua.

Ee nimewahi kushiriki katika mashindano, haiya hadi si mashindano moja, na mashindano mingi sana. Unajua pia kuna mashindano ya masomo, lakini nayo mashindano ya masomo jua ni mimi nilikuwa wa kwanza na huko nyuma. Ya masomo sikuwa naonanga kitu lakini mashindano ya hizi vitu zingine, aii, hizo zingine nitawezana. Nishai shindana na kumukwa wakati nishai shindana mbio, ee na lakini ingawa nilishindwa lakini nilijaribu juu nlikuwa watatu unaona. Namba utat nayo si mchezo pia unajua. Nilikuwa namba ya utat. Kumaanisha nilikuwa nimejaribingi unacheki. Kwa hivo mi napenda kushiriki kwa michezo sana. Na nimewahi ya masomo pia nimeshiriki. Ingawa ya masomo siku shinda sana. Na siku fika kwenye nilikuwa natarajia. Pia mashindano ya shule ya mchezo kadha mipira bado. Hizo nimeenda, hiyo nimeenda hadi nikafika maregionals hivi. Nimecheza futa sana wee. Kwanza kidato cha tatu hapo ndio nilikuwa nacheza nilicheza mpira sana na tukaenda mbali sana.

Kama ni nje ya keja na nadai kukula ni si kibandaski tu. Kibandaski ndio utapata uradi. Kibandaski utapata keroma kama ya eighty hivi. Na hio ni keroma iko fiti na yut unaona. Yut atukulagi sana bana we. Lazima upige esabu sana unaona. Esabu mbele lakini kwenye nitakula sana ni kibandaski nikifika kibandaski nichukue kitu kaa chapo madondo hivi. Chapu mbili sana sana madondo ya arobaini. Ama chapo dengu pia chapo mbili na dengu ya arobaini unaona inalingana ni aje. Lakini kibandaski ndio utapata nikikula ka sikuli nyumbani. Na sana sana napenda kukula kibandaski adi kuliko kwa nyumbani. Juu nyumbani nayo najuwa kushinda ukipika pika. Kupika iko na uchovu pia wakati unaona. Kwanza wakati umetoka kazi ama wakati uko mboka huwezi kula kejani. Hiyo hubidi umekula tu kibandaski za machapo.

Napenda hadithi za ajabu ajabu sana. Hadithi unajua hadithi hubamba kwanza hadithi wakati tu kona muda wabure kwanza kupewa hadithi, hadithi hubamba sana hadithi hushika. Kama kuna hadithi zilikuwa zinanifurahisha sasa. Sijui kama umeshawahi kusikia hizo hadithi za Abuu nwasi Abu nwasi ni mtu angeenda hadia aombe sufuria na anakuja anasema hadi sufuria imezaa, unajwa sufuria haiwezi zaa. Alafu anarudi tena anarudisha. Mwenyewe ana rudisha juu amona ee sufuria zinazaa wacha apeleke kwa Abuu nwasi sufuria, juu hiyo wakati ingine akienda kukujia sufuria kwa Abuu nwasi, Abuu nwasi anamwambia we. Sufuria ilikufa. Kama sufuria inaweza zaa basi pia inaweza kufa, sasa hizo hadithi ndizo zilikuwa zinnifurahisha sana. Eee kwa hivyo mimi na penda hadithi za ajabu ajabu pia na hadithi zingine sana. Nazitambua sana na nazipenda eee.

Majira ninayopenda sana sana ni majira ya baridi hivi, baridi na isikuwe na mvua unacheki baridi na kusikuwe na mvua hiyo wakati iko fiti juu hiyo wakati luku pia zi huivana fiti sana ju mi luku yangu napenda ikiwa na mapafu paf hivi mapafu jacket unacheki kwa hivyo wakati wa baridi unajua utavaa paf hadi ya asubuhi, si ka wakati wa joto, wakati wa joto inabidi nivae paf tu usiku pekee, na nikitokea halafu ukirudu unatoa unaona. Lakini wakati wa baridi utavaa hadi asubuhi hadi saa saba na hadi saa kumi utakuwa umeivaa unaona. Na inakuwanga rada safi sana. Nanayo kitu ingine ya baridi na unajua hakuna mahali hauezienda ju ati ju kuna baridi unaona. Mahali kuna baridi we hata hautaenda ju kila mahali iko fiti unacheki hiyo ndio kitu hunifurahisha. Na bado saa ni wakati wangu wa kuonaona filamu unacheki. Ni kujibamba tu pia marafiki madenge ya hivi kutoana baridi pia. Hiyo ndo hiyo wakati.

Mi napenda vako za kuimba sana najua. Napenda kuimba juu kitu igine napenda mziki sana juu mziki naonanga ikiwa sanaa. Sanaa inasaidia mtu sana. Yaani kujijua sana yaani nakujua kenye unapenda yaani juu mziki pia inakuanga na mawaidha mingi sana na hupea mtu motisha ya kuishi na morale. Kwa hivyo hio ndio kitu inafanyanga nipende sana vako za kuimba lakini nyimbo mi huimba si nyimbo zangu ni nyimbo za watu wengine tu watu ka akina kartelo akina popcan hivi akina tomilee skiliben hizo ndio nyimbo mi huimba na bado hizo ndio nyimbo mi huskiza. Bado kuimba na imbanga za kanisa. Bado nikiimbia mungu, juu pia mungu unajua lazima umuimbie. Ni yeye mwenye kutupea mdomo pia. Pia maulana mi humuimbia sana. Wakati nimepata nafasi ya kwenda kanisa na kuimba. Kwa hivyo napenda vako za kuimba sana bado.

Aya nimeanda maonyesho ya sanaa maradi kama mara kaa tatu hivi. Nilikuwa nimeenda kuonyeshwa hizo tulikuwa vitabu kitabu ya kwanza nilionyeshwa ni chozi la heri chozi la heri. Inakuaga flani huyo mzee na familia yakie huchomekaga yote. Baitha hiyo kitabu inakuanga tamu sana lakini ineaza fanya hadi ulie hiyo ndio onyesho nimeona ya chozi la heri nimeona ya ilikuwa inaitwaga aje sasa kwa hivyo mimi nakumbuka tu wenye walikuwa wanafanya The Dolls House pia nimeonanga. Nimeonanga maonyesho yake. Na nini ingine the nimesahau pia ingine Kai Yes sikumbuki lakini nimeona maonyesho ya hizo sanaa sana. Pia unajua wimbo. Pia maonyesho za wasanii hivi wakiimba imba. Pia hizo maonyesho nimeenda za nyimbo sana sana. Unaona mashindano ya wimbo hivi. Nimeenda hizo pia nimeona. Vibaya sana.

Mchezo naupenda sana sana katika olimpiki ni mbio. Mimi nashinda napenda mashindano ya mbio sana. Na mwenye ananifurahishanga sana kwa mbio ni Eliud Kipchoge kwanza kuna ngoma yake nakumbukanga anakuanga ametolewa na on Lwandele inaitangwa run Kipchoge run Kipchoge Keep joking keep jogging inakuanga mbaya bytha so mi napenda sana mbio kwa maolimpiki. Mbio ndio mchezo napenda na mwenye napenda sana kwa mbio. Ni Eliud Kipchoge huyo ndo mwenye natambua sana na mbio ametoka kenya najua hadi nyinyi mnamtambua Eliud hutoka sana Eliud Kipchoge.

"Study" muhimu sana kwangu ya kazi ni "study" ya mwanzo. "Study" ya mwanzo juu "study" ya mwanzo ndio inaa yani "study" ya mwanzo ndio ina muhimu juu. Unaona yani hio ndo kila kitu hio ndo inaoneshanga kila kitu hapo ndo ulianzia yaani unaona. Hapo ndo ndo nguvu yako iko unaona. Hiyo wakati yenye ulikuwa hapo huwezi taka kurudi hapo. Kwa hivo hata ukifika stadi ya juu kabisa ama stadi ya kiongozi. Utangangana kabisa utakuwa unangangana ju unakumbuka ee pale stadi ya mwanzo ee ni pagumu vibaya sana. Kwa hivo huwezi taka kujipata stadi ya mwanzo tena. Kwa hivo hiyo stadi ya mwanzo ndo stadi yenye naona muhimu sana kwa kazi yangu ee na ndo inanifurahishanga sana ju inanipeanga motisha ya kuendelea na hizi stadi za kati na hizo stadi zingine zote unaona ee.

Mfanya biashara bora sana mwenye mi naeza sema najua tu ni Elon Musk, Elon Musk ni mwana biashara mmoja mzuri mwenye naeza sema najua. Ju yee ukiangalia mafanikio ya huyo kijana ni mbaya unaona hadi sahii dunia mzima ni ye mwenye ako na ganji sana unaona kwa hivyo hatuwezi kataa kijana ni mbaya unaona So elon Musk ndiyo mwana biashara bora zaidi mi najua. Na naeza penda kukuwa kama yeye, hadi si kukuwa kama yeye. Kukuwa zaidi ya yake unaona. Kupata kichele adi kumuiko yaani ni aje. Adi mi nisikie kwani kichele husnza aje joh. Ju hii kichele nayo tumeitafuta sana. Na kila mtu kwa hii dunia hadi anatafuta kichele afike hapo. Lakini ukiangalia unaona wana biashara ndiyo wao hutoboa fiti sana. Ju ukiangalia kama elon musk unaona venye ametoboa. Ni biashara siku zote biashara hujipa vibaya sana.

Wikendi sana sana shugli za wikendi nakuanga ni kufua jo e kufua nayo wikendi inakuanga lazima hiyo ni shuguli ya kwanza. Halafu kusherekea unajua kupiga sherehe manze ni muhimu. Na kuenda kutembea moshadha hivi unaeza pata sa inalingana ni wikendi gani. Kuna wikendi utapata sa bado nafika moshadha niende nitembee moshadha nione rada ni gani. Alafu nirudirudi tena. Ama ikuwe sina shugli za moshadha ni masherehe niko nazo hiyo wikendi. Ama pia ikuwe niko na shugli zingine za muhimu za kufanya za maisha kibinafsi za kuenda kusaidia saidia unaona. Ama niko na safari zingine za mbali inalingana ni wikendi gani. Penda ju weekendi bado iko na shugli ingine pia kuna kanisa bado juu juma pili unajua ni weekendi pia. Weekendi pia hapo kufika fika kanisa bado kuenda kushukuru maulana juu ya maisha niaje.

Mziki wa jadi siipendi sana unaona eh. Mziki wajadi siipendi sana. Mziki mi napenda tu ni Dancehall. Ndio napenda sana. Dancehall ndio hunibamba vibaya sana kwa zote unaona. Na msani mwenyo napenda mkubwa sana wa Dancehall tu ni katelo unaona. So dancehalll ndio tu hunibamba siku zote na hio ndo doba zangu nayapo ndo mziki yangu ya ninapenda ya mziki. Mziki ya jadi siipendi sana adi mimi husikiza tuu. Nikipata watu wakiskiza ndio utapata nimeisikiza. Lakini siati upate mimi mwenyewe na shugulika kuitafuta niisikize ju eh miye sipendi hizo vako zake lakini vako za dancehall napenda sana.

Programu zenye natumia sana sana ni whatsapp kuwasiliana shughuli za biashara sana sana unaona hiyo ingine ni gram IG kushughulika na marafiki sana sana masherehe ni huko ni gram na kusomasoma mahabari unaona na hiyo gram inaniambianga mahabari mingi sana tiktok tiktok nayo pia nilikuwa naona mavida unacheki mavideo sana sana ndiyo nashughulikanga na kupost pia video video za biashara yangu unaona kuonyesha wateja kwenye watanitoa na kuonyesha wateja vitu zenye nauza unaona lazima niwaonyeshe na video juu unajua uzuri ya video ya videsa videsa hufikia watu wengi unacheki hiyo ndiyo mimi hutambua sana kwa videsa unaona kwa hivyo ndiyo maana hizo ndiyo programu natumia sana sana na ingine ni Mpesa Mpesa nayo naitumia sana juu lazima kununua vitu. Kulipa ferari unaona kufanyafanya nini pesa lazima utumie pesa kulipa na nikitumia pesa kulipa mimi hulipa na Mpesa sana sana juu pesa inakuanga kwa simu unaona ndiyo maana natumia mpesa.

Najua Michael Jordan. Michael Jordan namtambua huyo ndo namtambua. Huyo mwingine ni James Lebron. James Lebron pia namtambua. Na hao ndo wachezaji wawili wenye natambua sana kwa mpira wa kikapu. Ni venye sasa mimi sipendi mpira wa kikapu sana napenda mpira ya mguu. Lakini hawa wawili nao nawajua unaona? Eee hao nawajua lakini niliwasikia na marafiki wangu ndio maana siezi kwambia hadi timu zenye wako. Niliwasikia tu na marafiki zangu wenye wanapenda mpira ya kikapu unaona. Lakini mimi mwenyewe sipendi mpira ya kikapu ati. Unaona hadi sionangi michezo za kikapu. Lakini James Lebron namtambua juu nilisikia huyo ndo anakuwanga mzuri sana. Sahii kwanza. Na alafu na Mike Jordan. Pia Mike Jordan pia namtambua vibaya sana alikuwa anatesa vibaya sana wakati wake.

Maendeleo ningependa kuona katika jamii ni mendeleo kama barabara hivi unacheki manjia zi jengwe fiti manze. Ju huku marodi manze unapata rodi haziko na uradi manze unapata rodi hazi tembeleki fiti. Ni mendeleo kama barabara hivi unacheki manjia zi jengwe fiti manze. Ju huku marodi manjia unapata rodi haziko na uradi manze unapata rodi hazi tembeleki fiti. Mendeleo ya jamii ni njia zitengenezwe kitu ingine ni kazi. Hakuna makazi huku mavijana hawana makazi na wakikosa makazi ndio wana kuwa wezi unaona. Kwahivo tunahutaji makazi sana hio ni maendeleo mzuri sana kwanza makazi zikapatikana hio ni maendeleo inasaidia sana kwa jamii hio ni maemdeleo mimi naeza penda kuona kwa jamii sana sana makazi serikali itafutie vijanaa makazi ndio vijanaa waache kuwa wezi. Na wache kufanya vitu zingine hazisaidi unaona. Wajua kupata pesa pia ya kujikimu kimaisha unaona hiyo ndo mendeleo naezapenda kuona kwa jamii.

Kujitunza najitunza na njia mingi sana najua njia ni mingi sana zenye mimi hujitunza nazo. Kama sahii kiafya, ni zoezi mingi, nawana kula kula matunda, unaona. Bado, kukulakula matunda kwanza niaje mimi hukula matunda sana. Matunda unajua matunda hukupea afya fiti. Matunda napenda kukula matunda. Alafu na zoezi fiti, unaona, pia zoezi husaidia mwili sana, unaona. Ile usipoteze hadi shape yaani unone ufala yaani unone usikaekae ufala unacheki So zoezi ndo kitu ingine mimi hupiga sana ili kujitunza unaona. Na kukuwa makini si ati najirusharusha kila mahali ati kwa shughuli zote zote unaona. Najua nini nafanya unacheki nakaa nikisinka kuna mahali tu inaniuma hivi popote. Nakimbia kwa daktari haraka haraka sana unacheki. Naenda ananijulia hali ni aje ananiambia kenye nahitaji unaona alafu nasaidika inakua bie.

Mzazi ndo alinifundisha. Nini fiti sana unacheki. Funzo muhimu sana. Na funzo muhimu alilonifundisha ni moja. Nisiwahi sahau Yesu Christo kwa maisha yangu. Unaona? Iyo tu ndo kitu mi alinifunza muhimu sana yenye mi husema hiyo ni muhimu unaona hadi hizovitu zingine sijawai, hizo zingine hazonifurahishangi. Moja tu naona hiyo ndo inanifurahishanga na inanipanga nguvu na motisha kwendelea kuishi. Unacheki na mwenye alinifunza ni mokoro wangu unacheki. Mkoro ndiye alinifunza hiyo vako akaniambiaje kijanangu. Usiwahi sahau Yesu Christo kila mhali unasongo unacheki. Yesu Christo ndie yeye siku zote unaona. Kwa hiyo mimi natambua pekee yake mazee yee ndo hutuokolea. Kwa hivo mkoro ndio alinichapia hiyo jambo muhimu tu na ni yeye alinifundisha. Na kunifundisha kusoma bibilia pia unajua. Nilifunzwa kutoka kwake unaona. Kwa hivo ni uradi.

Mazoezi yangu ya kila siku mazoezi yangu huwa asubuhi kitu six hivi unacheki so six mimi huamka naenda kukimbia unaona mimi hupenda kukimbia mimi hukimbia kilomita moja na nusu hivi ama mbili unaona inalingana na wakati enye sasa juu saa zingine unajua nao unapata sijiamka six six yenyewe nimeamka six twenty saa zingine six ten so nikiamka six twenty hivi inabidi nitaenda ka kilomita moja na nusu halafu narudi lakini saa zingine nikiamka six vizuri ama five kitu naenda kilomita mbili halafu narudi unaona hiyo zoezi inakuwa zoezi asubuhi yenye nimepiga fiti sana halafu nikitokea mboka natokea mboka kitu five hivi unacheki so nikitokea mboka hivi kitu five thirty hivi nishafika shughuli unacheki nishafika grao grao nao kuna zoezi ingine bado nikukimbia kuvuta vuta yaani kucheza mpira unajua zoezi ya mpira yaani zoezi ya mpira pia nayo ni ingine. Sasa hizo ndizo zoezi mbili mimi hupiga za kila siku. Unaona na hizo hufanya nikuwe na afya bora sana.

Kinywaji mimi nachokipenda zaidi ni soda baridi unacheki. Soda baridi ndo mimi hupenda zaidi ni aje. Alafu isikuwe wakati wa baridi wakati wa jua ndo utapata sa naikunywa unacheki. Inakwaga rada safi ni aje kwanza wakati kwa uko kiu tu unasikia hii. Unasikia ni ka tu unahitaji maji. Uskunywe maji. Tafta soda baridi. Soda kama Coca-Cola hivi itajipa. Pia Fanta itajipa unaona. Hakuna soda haiezi jipa. Kwa hivo wewe unatafuta tu soda. Apo unakunywa inajipa. Shugli inakuwa tu bie. Kwa hivyo mimi napenda soda. Soda baridi ka coca-cola ama fanta hiyo iko bie na mimi hii ingine ni makali pia. Makali naye unajua ni uradi. Tei hapa matiwhisky champagne adi hizo napenda. Hizo unajua hadi hizo ni vinywaji hizo keg huku hadi kuna keg sijui kama nyi mnajua ng'ang'o huku kunakuaga na keg lakini hadi mayolo ndio kunakuaga na keg huku kuna hadi ng'ang'o pia hiyo ng'ang'o inakuaga ingine mbaya sana.

Chakula nachokipenda zaidi nadhani ni chapati. E mahali chapo mi naye napenda malichapo. Machapo nazo unajua mi hukuwa nimeziwekea tiki side yangu ndepa yangu mi nayo machapo nimeziwekea tiki nayo kenye mi huboeka na machapo nayo ni nini. E ni hadi mazee kupika pika. E githaa man na kuchoka ninini mtu hukaa sana lakini unacheki hiyo ingine. Aa hiyo ingine mi naitambua niaje. Chapo kwanza chapo dengu hivi. Chapo kabeji na nyama hivi bado eii chapo kwanza chapo kabeji na nyama. Halafu hiyo kabeji ikuwe ile imewekwa maviazi bado. Ei cheki imekwa viazi, nyama na maji kiasi. Na nyama, ayo chapo inakili niaje. Chapo ndo ma kero yangu yenye napenda zaidi. Chapati siku zote manze. Chapati kwanza za mahali ka kwa kina nani kwa kina sona. Huwa anaunda chapati zingine mi huta sana unacheki. Sa hao ndo hukinda machapati tamu sana manze.

Rangi napenda kwa ukuta, tuseme tuu ni nyeupe nyeupe iko fiti, nyeupe iko fiti. Nyeupe huwa inatoa, nyumba fiti. Juu unajua nyumba, kitu moja mi na nyumba kenye mi hutamani tena na nyumba zaidi ni nyumba ikuwe safi unacheki. Nyumba ikikuwa safi hihunibamba sana unaona, nyumba ikikuwa safi hunibamba sana. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni nyumba ikuwe safi, kwa hivyo nyeupe hufanya nyumba ikae tu safi. Nyeupe kipata tu uchafu mahali kidogo hivi mshaona unaona. Nyeupe ni shouting, unacheki, hiyo ndo ukuta hiyo ndo rangi ningependa kuona kwa ukuta ya nyumba yangu. Upate ka nyumba yenye niko sahii, si ati ni nyeupe hiyo design sana, ni cream sasa huku unaona. Lakini, nikiwa nimeambiwa, nikiwa nimependa, si unapenda, nyumba ikiwa na rangi gani nyeupe. Hivyo tu ndo ningesema.

Jukumu la kazini ninalopenda zaidi, ni kutimiza lengo. Hilo ndojukumu napenda. Yani kuona, ni mejua jukumu ya kutimiza lengo. Kama yu lengo yu yu yu yu yu yu yu yu yu vitu kuuza. Na kuuza kama ngiri ngapi ngiri chwani hivi. Yani kwa sasa hilo lengo yaani nimeifikisha sasa hiyo jukumu ndo naipenda zaidi kwa mboka yangu unacheki. Eee ya ni ile kungangana tu ni yonaniwefikisha hile lengwa nyanadai. Yende ju kumundi bamba sana kwa mboka yangu mazese kuzote mazese. Ju ni kifika hafu miufuraiya sana ju nanaona yenyewe. Nafa nijitume nipee motisha kwa kuendelea na shu. Na shughuli siku zote una check hiyo ndo design tu. Kwa hivyo lazima kungangana ka kujituma tu. Hilo nfo jukumu lenye napenda sana.

Mimi napenda kucheza sipendi kutazama mchezo ati sasa nikuje nianze kujiangalilia watu wakicheza zii mimi sipendi hiyo design mimi napenda ile design yaani hadi mimi niko kwa hiyo mchezo ndani tunaserereka sisi wote yaani sasa. Kwa hiyo mchezo kama futa hivi sasa ball niaje mimi nilikuwa napenda kucheza mpira niaje mchezo kama mpira hadi kwanza ati usikie sasa ati nitoke sub nilikuwa nachukia sana kusikia natoka sub sikuwa napenda kutoka sub aki unacheki nilikuwa nashukishiwa sana na kutoka sub lakini bado ilikuwa rada tu lakini mimi napenda kucheza kucheza kuliko kutazama mcheza jo.

Ee harufu nayoipenda ni ya harufu ya, makeroma sana sana, unacheki? Keroma kama nyama choma ya nguruwe hivi, unacheki? Si nyma choma ya nguruwe peke yake, bado tu nyama choma yote lakini nakupea, nakupea specific juu nguruwe ndio napenda sana, unaona? Nyama nimekutajia ya nguru nguruwe. Kwa hivyo nyama choma ka ya nguruwe hivi. Napenda hiyo harufu yake sana. Harufu ingine napenda ni ya, ni ya chapo hivi, unacheki? Chapo zikipikwa pikwa hivi, kwanza si ati ni nikuwe ati niko hapo ni mi napika nimepita tu nimeskia zikinuka, hiyo inafanya hadi tu nihisi kuzikula tu unacheki nahisi tu njaa hapo hapo, unaona hiyo ni harufu ingine napenda fiti sana, unacheki? Harufu ingine ni ya macologne pia, macologne lakini macologne zinanuka fiti, kuna cologne hazinukangi fiti, unacheki? Kwa hivo kuna cologne yenye nataka, cologne inanuka fi, cologne inakuka fiti joh.

Eeh changamoto nakutana nazo kazini ni kupatana umeuziwa kitu yenye ni imbo yaani mapata kaa ni ya asset unauziwa si ili oriji na yenye unataka unaona unapata umeuziwa asset yrnye si oriji una cheki Asset imbo so ukiuziwa asset imbo unacheki inabidi unauzi asset imbo na bei raisi Nasa huko mepangia ivo na labdo mendo na behi ya orijina wana yoni ya sara unacheki sana sana kukashukisha moja. Shukisha ingine ni upate sasa wateja hakuna walai una cheki. Upate kumegatha sasa ni mwezi mbaya he. Kumegatha hskuna wateja soo vitu haziendi. Stock ka umenunuwa. Onastoko tu hapo leo. Kesho, kesho kutwa. Iyo kesho ingine bado uko na stock hapo. Izo ndizo changamoto zinakunganga mbaya mbaya kwa mboka una cheki. Yuzi ukwa changamoto sana. Izo ndizo changamoto si upatana nazo sana sana kwa biashara niaji.

Ee mini mtu wa kuamka mapema mimi misi mtuwa kuamka usiku na cheki ee juwe penda kuamka mapema ju we hapa hadi hii swali mme niconfuse kuamka mapema kuamka usiku usiku misi amkangi usiku nikia nimelela upate ni me amka mi huamka hapo kitu six six ama saa moja hio ndio mapema unacheki kwevo usiku nikitu saa sita hivyo unacheki sia sita saa saba saa nana hapo bado ni usiku saa tisa hadi saakumi tunaezaita usiku. Ya hapo siamukagi, ya hapo wezi yonani miamka. Lakini mchana ingine sama moja, sambili, saatatu. Iyo mapema nita amka. Lakini mapema ya usiku. Kuamka usiku siamukagi usiku huwezi ona nimeamkua usiku ati satano ni meamka, ati sata nimeamuka ama saa saba Aizi mi huwezi pata ni meamuka hiyo dizain. Ju ile maraminga hadi hiyo ndo gedha nakuanga na lala unaona. Kwa hivyo siezi amka hio time hio ndio gedhana lala sasa. Kwani nitajiekelea alafu niamke tena daika mona ati imepita Time mi huamka saa tatu ama sa moja.

Eee kazi ninayo idhamini zaidi, kazi ninayo idhamini zaidi ni biashara manze, biashara ndio kazi mi hudhamini zaidi juu, ee biashara hunifuraisha, yaani vako za biashara ni rada safi juu, za biashara ni shughuli yako unapiga yani, huo nfo utamu ee kaa ni luku, nitauza hizi luku pesa ngapi, ili nieze kupata profit ya pesa ngapi unaona, kwa hivyo biashara inakuanga rahisi na tamu unaona, halafu biashara tena, wateja tuu hujileta kwenye umeekelea vitu, kaa kwanza unauza vitu mali safi, usikuwe unauza mali ambayo unajuwa ni mali fisa fisa mali fisa fisa zinawakunywia na zinaenda teke teke unacheki hiyo ndo kitu hunifurahisha na hakuna mtu mtasumbuana nae kwa biashara ati ooh wafungua kazi saa tatu muka ujafungua kazi saa tatu untakuwa ni mekufuta biyashara ni hako kutakufungua sana nafungua sana nane kutakufungua saa kumi nafungua saa kumi unacheke yende uradi lakini ni venya watu anawana mini biyashara nito shuguri na dhamini zaidi.

Uzoefu wa kazi umenifundisha zaidi ni kuzoea kujituma yaani kila siku kukuwa tu na ile itajipa tu yaani hiyo akili ya itakuwa tu fiti itakuwa fiti. Shughuli itajipa shughuli itajipa hiyo vyenye nakuwanga tu na hiyo uzoefu ya kuwa na hiyo akili ya itajipa itajipa ndiyo inafanyanga kila siku naona. Naweza kuamuka na kuweza kujifikisha mboka juu kama unajua saa zingine unaendanga unapata umeenda hadi siku tatu hujapiga hadi sale moja msee unadhani unaweza sikia aje siku ya nne kuingia. Unasikia ama hautaingia unaona kwa hivyo inatakanga tu itajipa itajipa tu unaona kwa hivyo hiyo uzoefu ya itajipa itajipa ndiyo huniokolea sana kwa mboka unaona. Na inafanya niweze kuamka kesho niendelee bado na mboka hadi kama jana sikupata kitu yoyote. Pia hiyo siku nikikosa kesho hiyo ingine bado nitaingia juu hadi kama sikupata juu najua itajipa itajipa hiyo ndiyo slogan manze.

Mimi katika sana, kwenye katika usiku ya jitu nimelala, unaona. Puzusa kuna ngashi. Lakini kama ni mamchana hivi, fezi tuliyakwa, niwema. Duza sana, labda kasi miko na chatifi, metaadifi, yani kuna moto mzuri. Nitapata nimetulia kwa keda. Lakini kazi moja moto inabidi tu nimyetokea yani. Then katafuta majicha wangu, natafuta machaji, so twapika mashuguli, huko tunaongea yani. Tunajiva, tunafanya shuguli mingi tu. Wafanya shugli mingi una cheki ee lakini kama hakuna nare maze ina kwa gashukisha sana umeme kipotea umeme kipotea kuwaga swara sana hai watu waduboeka ni haji unabiduboeka juu sasa wuzi sikizangwa wama wuzi fanyakitiyo wate kwaza siku wate njea ina wato wuzi wana filamu hauwezi fanya nini inakuwa tu udu lakini wakati umeme iko unajuwa ya ni kuna rata uju nweza ingia mtandaoni unaweza fanya nini mzafanya kila kitu Adewa zingi ampernao ju hauna WiFi sasa.

Ambamo pia napenda kujifunza kwa njia mingi sana. Kama kusoma unacheki. Unajua e kusoma ukisoma unajuanga bado mambo mapya. Kitu hujui kuhusu unajua ukiisomea unakua tu unakua mjanja kuihusu sasa unakua umejua. Na obviously kwa kitu mpya kwa hivyo hiyo ndo njia ya kwanza. Ingine pia ni kuangalia kutazama venye kunaendelea. Kama ni kitu inafanywaje naangalia ee naona inafanywa hivi na hivi na hivi na hivi. Hiyo ni njia ingine yenye me hujifunza nayo mambo mapya sana unona. Eee, eee, hiyo ingine ni kutembea na watu wenye sasa wa hiyo mambo sasa na kusikiza unaoa ukisikiza pia. Kuna watu unasikizaga, wakiongea, unaskia enyewe, hawa watu wanaongea vitu e labda we mwenyewe haukua unajua ama unacheki yaani hii ni mambo mapya tu kwako. Lakini juu umesikizia pia hapo wewe umeshajua. Ilikuwa kitu mpya lakini sasa ushajua. Hivo saa ndo mi hujifunza mambo mapya kwa maisha yangu sana sana kwa kusikiza. Kuangalia na kwa kusoma sana sana.

Eee muda wa mwisho nimeingojea sana unacheki. Siwezi kwambia ati ni kuishi vizuri. Ama ati kukosa kufanya thambi. Juu huo ni uwongo. Sisi kama binadamu tulizaliwa na thambi. Ama ndani ya thambi. Unacheki hadi hadi wewe ukizaliwa wewe mwenye, mtu akizaliwa anatoka kwa thambi unaona. Juu hio tabiai inafanywa ni thambi yenyewe unona. Kwa hivo mtu hutoka kwa thambi. Kwa hivo kama umetoka kwa thambi wewe mwenye ni mtenda thambi. Kwa hivo hakuna vyenye unaweza acha kufanya thambi. Kwa hivo vyenye mimi hujipanga muda wa mwisho ni kuamini nani. Kuamini Yesu Kristo. Yesu Kristo na yeye alikuja akatu akatufunika hio thambi. Akatuosha hio dhambi unaona. Kwa hivyo sasa mimi ni msafi, lakini si ati msafi juu ya uwezo wangu, ama kumaanisha mimi sitendangi dhambi. Ni ati Yesu Kristo akona nguvu kuliko dhambi zangu. Kwa hivo amezifunika. Hadi zikikuwa amezifunika unaona. Hadii zikifanya aje amezifunika. Kwa hivyo, hivo ndio mimi hujipanga na muda wa mwisho niaje. Kutambua Yesu Kristo na kuamini Yesu Kristo atakuja kuniokoa.

Eee marafiki wapya nawakaribisha tu fiti nina nakua marafiki na wao vizuri lakini kwanza nawasawama unacheki. Eee nakuwa mjanjezi na kwanza nataka kujua umekuja kuja kuja aje kwa maisha yangu na unataka taka nini. Na uko na nia gani na ni mimi unajua juu kuna marafiki wengine wanakujanga wakijifanya ati venye ni wazuri hadi unajua ni nini ni chui imevalishwa ngozi ya kondoo unaona wewe kwanza me lazima nijue we ni kondoo kondoo ama we ni chui imevalishwa ngozi ya kondoo unaona hiyo ni kitu ya kwanza natakaanga kujua kutoka kwa rafiki yangu lakini kuwakaribisha nitawakaribisha vizuri kila kitu nitawafanyia kawaida kama mtu wa kawaida juu kuna marafiki wengine wanakujanga wakijifanya ati venye ni wazuri.

Eeh napenda vako za pwani sana manze, kwanza juu ya baharini pale unajua kuogelea halafu warembo wa huko niaje, wueh, warembo wa huko wanazungushanga tako hadi unashindwa rada ni gani. Warembo wa huko pia hunifurahisha vibaya sana, unacheki? Vako za pwani zi hukuwa vako tamu tamu kwangu kulingana na mimi, eeh, napenda vako za pwani sana na naweza penda kuenda pwani sana, unacheki? Kujibamba huko niaje napenda kuenda pwani sana, bado nishai enda si ati sijai enda, eeh ni ati naweza penda kuenda tena juu hiyo wakati niliendanga nayo nilikuwanga shule na tulikuwanga na waalimu, unacheki? Badu sikuwa ati nimekuwa mtu mzima hii design ati naweza jipeleka lakini saa hii unajua sa si napiga shughuli zangu. Nikipata pata doo fiti, hadi huko wenyewe kuenda kujibamba vizuri bila waalimu, bila wanafunzi wenzangu, mimi tu mwenyewe na marafiki zangu tu wenye ntadai, hivo tu.